Hili kujibu swali hili kwa uwaminifu inanibidi kwanza nifafanue maana ya teknolojia Kwangu mimi teknolojia sio tu simu janja au kompyuta ni mfumo mzima unawendesha maisha yangu Kwanzia saa kengele inayoni amusha hadi mfumo wa maji yanayopashu wa moto na muanga wa umeme unaonisaidia kuona usiku kusema kweli, kuhishi siku moja bila teknolojia ni jambo linaloweze kana kimwili lakini Lakini ni mtihani mkubwa wa kisikolojia na kijamimi maisha yangu ya kawaida huwanza na mlo wa kengele kutoka kwenye simu yangu bila teknolojia, asubui yangu ingikuwa ukimya wajabu. Badala ya kuwamshwa na sauti ya kidigitali, ningelazimika kutegemea muanga wajua au saa ya kibayolojia ya mwili wangu. Hapa ndipo ninge anza kuishi upoweke wa kwanza. Kawaida, jambo la kwanza ninalofanya ni kuangalia ujumbe, baru wa pepe au habari za ulimwengu. Bila hiyo, dilisha la kidigitali, ninge jikuta nikiwa peke yangu na mwanzo wangu. Katika ulimwengu wa leo, tumesahau jinsi ya kuwa peke yetu bila kutabishwa na tarifa, yani notification. Sasa saa hizi za kwanza, zingekuwa za kutu kutafakari, labda nisinge isikia mlio wandege kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefo. Lakini pia ninge hisi wasiwasi wakukosa kitu fulani. Mchana unapoingia ndipo ungumu wa kweli ungeanza kujithihilisha Mimi ni sehemu ya kazi ambayo kinategemea ki teknolojia kufanya kazi na kuwasiliana Ikiwa ninge hitaji kumuona lafiki yangu Nisingeweza kumtumia ujumbe wa WhatsApp Ningelazimika kutembea hadi nyumbani kwake bila hata kujua kama yupo Nisingeweza kutumia jiko la gesi lenye mfumo wa kisasa wa kuwasha waala microwave Ningelazimika kurudi kwenye msingi labda kutumia kuni au makaa Nisingeweza kuitisha usafiri waki digitali au kutumia gari lenye mfumo wa kompyuta Kila hatua niliyopiga ingekua ya kimaumbile zaidi katika kipindi hichi cha mchana, ninge gundua jinsi akili yangu ilivyozoea kupata majibu ya papo hapo Nikijiuliza swali lolote, nisingeweza kugoogle Ninge lazimika kukubali kutojua au kutafuta kitabu chakaratasi Hii ingeni fundisha uvumilivu, sifa ambayo teknolojia imeanza kuifuta ndani yetu. Juali na pozama, mchanga moto inakua kubwa zaidi. Bila televisheni, bila mtandao wa kijamii, na bila muanga wa umeme, usiku unakua mrefu sana. Hapo ndipo ningegundua jinsi teknolojia inavyojaza mapengo ya upweke katika maisha yangu. Badala ya kuperuzi, yani kuscroll kwenye Instagram, ningelazimika kuwasha mshumaa katika muanga huo hafifu, ningeweza kuandika kwenye dayari au kuzungumza na watu walio karibu na mi ana kwa ana. Na zungumzo yangekua na kina zaidi kwa sababu kusingekua na simu mezani ya nayotuvuruga, tungeangaliana machoni, tunge sikilizana kwa makini, na tungekua hapa na sasa. Jibu nindio ningiaweza lakini isingekua rahisi maumivu ya kukosa teknolojia yangekua kama mtu anayeacha uraibu fulani Hata hivyo mwishowe wasa hizo 24 nina amini ningepata faida zifuatazo akili yangu ingepata mapumziko kwa kelele za habari zisizo.

Kusema ukweli, ndiyo, mimi navaa saa, na siivai tu kama pambo la kifaa cha kiufundi, mbali naivaa kama ishara ya heshima yangu kwa zawadi adimu kuliko zote duniani. Muda, muda. Katika katika ulimwengu ambao, kila mtu ana simu janja mfukoni inavyoweza kuonyesha saa kwa usahihi wa hali ya juu, kuvaa saa mkononi unaweza kuonekana kama jambo la kizamani kwa wengine. Lakini kwangu ni uamuzi wa maksudi kwenye namna nzito Ninapovaa saa najihisi nimeunganishwa na mtiririko wa maisha Kuna tofauti kubwa sana kisaikolojia kati ya kutoa simu mfukoni ili kuangalia saa na kutazama tu mkono wako Unapotoa simu mara nyingi unajikuta umevutwa na notifications za WhatsApp, barua pepe au mitandao ya kijamii. Unatafuta saa lakini unaishia kupoteza dakika kumi kwenye Instagram. Saa yangu ya mkono haina usumbufu huo. Inaniambia jambo moja tu. Hapa ndipo ulipo. Saa na hivi ndivyo muda unavyosonga. Inanisaidia kubaki katika wakati uliopo Yaani the present moment bila vurugu ya ulimwengu wa kidigitari Mungu kwangu mimi kuangalia saa ni kitendo cha nidhamu ni ukumbusho kuwa kila sekunde inayopita haitarudi tena Zaidi ya utendaji wake saa ni sehemu ya jinsi ninavyojieleza kwa ulimwengu bila kusema neno Kuna usemi unaosema, saa unayoivaa inasema mengi kuhusu wewe kuliko mkon maneno yako saa ya kawaida, yaani analogi ninapo Ninapoamua kuvaa saa ya mishale, ninahisi muunganisho na historia na ufundi wa kibinadamu Napenda kusikia mlio mdogo wa tik-tak nina ni inanipa hisia ya utulivu na ukomavu Inanifanya nionekane kama mtu anaye anaye dhamini mambo ya asili na yaliyodumu kwa muda mrefu siku nyingine ninapohitaji kuwa na tija zaidi au kufanya mazoezi na vaa saa nja Ihapo inapoku inakuwa kama msaidizi wangu wa afya Inanipa mapa mapimo ya moyo na hatua ninazopiga Lakini bila kujali aina kuvaa saa kuna nifanya nijihisi nimekamilika ni kama sehemu ya sare yangu ya kupambana na changamoto za kila siku Niliongezea hali ya kujiamini mtu anayevaa saa mara nyingi huonekana kama mtu anaye jali ahadi. Anayewahi kwenye mikutano na anayedhamini muda wa wengine. Kuna sisia fulani ya uzito, ninayopata ninapokuwa na saa mkononi uzito huo unanikumbusha uajibikaji Ninapokuwa kwenye kikao au mazungumzo muhimu sitaki kutoa simu yangu hiyo inaweza kuonekana kama ukosefu wa adabu Lakini kupitia jicho kwa haraka kwenye mkono wangu kunanisaidia kuthibiti muda wangu bila kutazama mzungu mzungumzaji Hii ni sehemu ya sehemu itifaki ya kijamii ambayo inaifuata ninaifuata saa inanihusu, inaniruhusu kuwa mstaarabu inaniruhusu ku kumiliki muda wangu badala ya kuruhusu muda unimiriki mimi saa sa, sasa nyingine ninazovaa zina hadithi Kuna ile inayo inayojizawadia baada ya kufika lengo fulani kubwa maishani na kuna ile niliyopewa na mtu mpendwa Kila ninapoangalia hii kujua muda ana ninakumbushwa pia kuhusu thamani ya uhusiano na mafanikio yangu saa si chombo cha kielektroniki tu nikinacho kinacho tu kuelezwa baada ya mwaka moja saa.

Nimepata muda wa kutafakari kwa kina na nimegundua kuwa kipawa changu kikuu si kitu kimoja kinacho kinachoshikika kama kucheza, mipira au kuimba pekee. Bali ni uwezo wangu wa kipekee wa kuona uzuri na fursa katika mambo ambayo wengine wanayachukulia kama taka au matatizo. Mimi ni mjenzi wa madaraja. Madaraja ya kifikira, kihisia na kiuhalisia. Tangu nikiwa mdogo, siku zote nimekuwa na uwezo wa kuona ulimwengu katika rangi ambayo wengine hawazioni. Pale ambapo mtu mwingine anaona rundo la chuma chakavu, mimi naona sanamu za ya thamani. Inayoweza kueleza historia pale ambapo rafiki yangu anaona ukuta unauzuia njia, Mimi naona fursa ya kupanda juu na kuona upeo mpya. Huu ndio uti wa mgongo wa kipawa changu. Kipawa changu huanzia kwenye masikio na moyo wangu. Nina uwezo wa ajabu wa kusikiliza, si tu maneno yanayosemwa, bali hata yale yanayofichwa kwenye ukimya Hii ni intelijensi ya kisasa Ninapoketi na mtu ninaweza kuhisi uzito wa moyo wake au msisimuko wa ndoto zake hata kabla hajanitolea maelezo maelezo maelfu. Kipawa hiki kinaniruhusu kuwa mfariji na mshauri. Mara nyingi watu hujikuta wakiniambia siri zao nzito au mipango yao mikubwa. Si kwa sababu mimi ni bingwa wakuzungumza, bali kwa sababu ni na nafsi ya ndani inayoweza kubeba hadithi zao bila kuwahukumu. Huu ni uwezo wa kutengeneza usalama kwa wengine. Jambo ambalo ni nadra sana katika ulimwengu wa leo uliojaa haraka na ubinafsi sehemu ya pili ya kipawa changu ni uwezo wa kiakili wa kuunganisha mambo yasiyofanana ili kutengeneza kitu kipya. Taaluma, tunaweza kuita hii ni ubunifu wa kimkakati. Kwa mfano, ninaweza kusoma kitabu kuhusu kilimo, nitazama kilimo kuhusu teknolojia na kisha nipate wazo la jinsi ya kusaidia vijana mtaani kwangu kuanzisha bustani la kidigitali. Akili yangu haifanyi kazi katika masanduku yaliyofungwa. Inafanya kazi kama mtandao wa neva unaotafuta suluhu. Hii inanifanya niwe mtafutaji wa suluhu, yaani problem solver. Sipotezi muda mwingi kulalamikia kuhusu giza. Kipawa changu kinanilazimu kutafuta kibiriti au kutengeneza mishumaa. Ninaamini kuwa maneno ni mbegu na kipawa changu ni uwezo wa kuchagua mbegu sahihi kwa ajili ya udongo wa mioyo ya watu. Ninapozungumza au kuandika, ninauwezo wa kuhamisha, ninaweza kuchukua wazo ngumu na kulirahishisha kiasi kwamba mtoto mdogo anaweza kuelewa na mzee anaweza kuvutiwa nalo Hii si tu ufasaha wa lugha, bali ni uwezo wakupitisha nishati, yaani energy transmission, nikiamua kueleza umuhimu wa jambo, watu hawahisi tu kuwa wanapata maelezo, bali wanahisi msisimko ndani ya miili yao wakutaka kuchukua hatua. Hii ndiyo karama ya uongozi wa kiroho na kifikira ambayo nimepewa. Labda sehemu ya ndani zaidi ya kipawa changu ni kile kinachokiita ustahimilivu wa kichwa. Ninauwezo wa kuanguka mara saba na kuinuka mara nane nikiwa na tabasamu jipya. Maumivu na changamoto kwangu ni kama mbolea, zinanifanya nikue kwa kiasi zaidi wakati mwingine Wanakata tamaa kiza ninapokuwa ni kinene, Mimi ndipo ninapoanza kuona mwanga mdogo wa nyota Kipawa.

Nikijitazama ndani ya mazingira yangu ya kazi na katika majukumu mengi niliopewa, kuanzia yale ya kiutawala hadi yale ya kifundi, kuna jukumu moja ambalo siku zote haamasha huamsha hari yangu ya ndani. Jukumu la kuwa mtatuzi wa changamoto, yani problem solver, na mshauri wa ubunifu. Ili uelewe kwa nini hii ndiyo jukumu nilalopenda zaidi nilihusu ni kupitishe kwenye safari ya akili yangu wakati ninapokabiliana na fumbo au changamoto mahali pa kazi. Kuna wakati ambao chukizi na huchukia matatizo yanaopatikana kazini. Mimi ni tofauti. Pale ambapo mraadi unakwama au pale ambapo mfumo fulani unashindwa kufanya kazi, mimi uhuhisi msisimuko wa kipeke. Kwangu mimi, jukumu hii ni kama kucheza mchezo wa duma na au fumbo, yani puzzle. Ninapopewa jukumu la kutafuta njia ya kutokea kwenye tatizo sugu, hapo ndipo akili yangu inapoanza kuchangamka. Napenda ule wakati wa muanzo au uchunguzi wa kukusanya data kushiliku sikiliza pande zote zilizogusua na kuelewa chanzo chatatizo Juku muhili lina nifanya njihisi kama mpelelezi wa fikira Sijiskii nimebeba mzigo mbali najisikia nimepewa fursa ya kuonyesha wenzangu wa kufikiri nje ya sanduku sehemu nyingine na ya jukumu hii ninalolipenda ni uratibu wa fikira Mara nyingi matatizo kazini ya natokana na ukosefu wa rasilimali mbali ukosefu wa mawasiliano sahihi kati ya idara au watu Napenda sana jukumu la kukatisha katikati ya kuta za idara Yaani cross functional collaboration kuketi mezani na mhasibu mhandishi na mfanya kazi wahuduma kwa wateja Ili kutafuta suluhu ya pamoja ni jambu linalo nipa lidhoko kubwa Ninapenda kuwa yule mtu anaeunganisha nukta Yani connecting the dots kuona jinsi wazo langu lina vioweza kuoneshwa na mwingine kutengeneza suluhisho ambalo hakuna mtu moja wetu angeweza kulipata peke yake ni jambu la kishairi kwangu, huu ndiyo wakati ya mbapo, jukumu langu linakua ni la ujenzi wa timu, yani team building, kupitia kazi yenyewe Napenda pia jukumu la kupanga mikakati ya muda mirefu, sihishi tu kwenye kutatua tatizo la leo Napenda kuwa yule anayaandika muongozo wa jinsi ya kuzuia tatizo hilo lisitoke tena kesho kutengeneza mifumo yaani system na tarakitibu zinazofanya maisha ya wenzangu yawe rahisi ni jambo nilalochukulia kwa uzito mkubwa Ninapojua kuwa kwa sababu ya mfumo nilioubuni mfanyikazi mwenzangu hata pata msongo wa mawazo mwezi ujao Najihisi nimefanikiwa Hapo, jukumu langu linanihama kutoka kwenye ubinafsi na kuwa la utumishi Yaani servant leadership Nafanya kazi kwa ajili ya urahisi wa wengine Hata hakuna hisia nzuri kama ile ya kuona suluhisho lilofanya kazi likianza kuleta matokeo. Iwe ni kuokota, kuokowa gharama za kikampuni, kuongeza ufanisi au kuona tabasamu la mteja aliyekua amekasirika, na hayo ndiyo mishahara yangu ya kiroho. Jukumu la kuwa mtatuzi linanipa nafasi ya kuwacha alama. Ninapoangalia nyuma baada ya mwaka moja sipendi kukumbuka barua pepe gani nimejibu napenda kukumbuka ni mabadiliko.

Hili ni swali ambalo linanifanya nisisimke mwili mzima kwa sababu, kuogelea, kwangu sio mchezo tu au mazoea ya mwili. Ni tabia, ni uhuru na ni muunganisho wa kipekee kati ya nafsi yangu na asili. Nikijibu kwa unyoofu kabisa, ndiyo, ninapenda kuogelea kwa moyo wangu wote. Ili uelewe kwa nini ninapenda kuogelea kabisa, nipe nafasi nifafanue na nikueleze kwa nini ninapenda kuogelea, unapo Unapokanyaga maji na kuanza kuzama kwa utaratibu hadi maji yanakufunika kifua, kuna kitu cha kushirikiana kinatokea. Sheria za za fikizia zinabadilika. Ule uzito wa mwili ambao nimeubeba mchana kutwa, miguu iliochoka mugongo uliouma kwa kukaa ofisini unatokomea. Ndani ya maji, mimi sio mtu mzito tena. Najihisi kama ndege anaeruka angani, lakini katika mazingira ya majini. Huu uzito wa sifuri, yani 'buoyancy', unanipa uhuru ambao siwezi kuupata nikiwa nchi kavu. Kila miondoko yangu inakua ya nyumbafu. Mikono inakata maji na madaha na miguu inasukuma kizuizi cha maji kwa nguvu inayozua amani. Katika ulimwengu wetu wa leo, uliojaa kelele ya za mazingira, sauti za simu na migogoro ya kijamii, kuongelea kunanipa ukimya mtakatifu. Pale ninapozama chini ya maji, ulimwengu wa nje unazimika. Sauti pekee ninayoisikia ni mapigo ya moyo wangu na mlio wa maji yanayopita maskioni mwangu. Huu ni muda wa pekee ambao siwezi kuangalia simu, siwezi kujibu barua pepe na hakuna anayeweza kunisemesha. Ni mimi na mawazo yangu tu. Kuogelea ni kama tafakari ya kina, yani 'meditation in motion.' Kila pumzi ninayochukua na kuitoa inaratibiwa kwa nidhamu. Huu uratibu wa pumzi unatuliza mafumo kwangu na pia unapunguza msongo wa mawazo, na unaniacha nikiwa na akili iliyotakaa takaa kama kioo baada ya kutoka bwawani au baharini. Lakini usifikiri ni utulivu tu. Kuogelea ni mapambano ya nguvu. Ninapenda ule msisimko wa misuli yangu inapofanya kazi kwa pamoja. Tofauti na mazoezi mengine kuogelea kunatumia kila kiungo. Kuanzia ncha ya kidole cha mkono hadi kidole cha mguu. Kuna ladha ya kipekee katika maumivu matamu ya misuli inapochukua baada ya kuogelea mita mia kathaa. Napenda ule ushindani wa ndani. Kujaribu kukaa kukata maji kwa kasi zaidi au kujaribu kukaa chini ya maji kwa sekunde chache zaidi. Inanifundisha ustahimilivu na uvumilivu. Maji hayadanganyi. Ukiwacha kupambana unazama. Hivyo kuogelea kunanikumbusha kuwa katika maisha, lazima uendelea kusonga mbele ili uendelee kuelea. Kama nikipata bahati ya kuongelea baharini, mapenzi yangu yanaongezeka mara dufu. Kuna unyenyekevu fulani, unaokuja, unapoongelea katika bahari kuu. Unatambua jinsi ulivyo mdogo mbele ya ukubwa wa ulimwengu. Maji ya chumvi yana tabia ya kunawa sio mwili tu, bali hata roho. Kuna imani ya kale inayo inayo ambatanisha na kuogelea, kwamba maji yanachukua nishati hasi na kuniachia nikiwa mpya. Ninapotoka majini najihisi kama nimezaliwa upya. Ngozi yangu inahisi tofauti, mapafu yangu yanahisi upano na roho yangu.

Hii ni swali muhimu sana kwa sababu dakika za kwanza za siku yangu ya kazi ndizo zinazoamua kama nitakua mtumwa wa matukio au nitakua nahodha wa meli yangu Kwa miaka mingi nimejifunza kuwa mafanikio hayaji kwa kufanya kazi kwa bidii pekee bali kwa kuanza kazi kwa akili na utulivu Nikikuelezea kwa nini ninafanya kazi kabisa unapoanza siku yangu ya kazi Safali ambayo huanza kabla hata sijaguza kibonye cha kompyuta yangu Unapoanza kazi jambo la kwanza ninalofanya si kufungua barua pepe wala kuanza kupiga simu Badala yake, jambo la kwanza ni kutengeneza mazingira ya ushindi Yaani creating a winning environment Hii ni mfululizo wa hatua za kisaikolojia na kimwili zinazonihakikishia kuwa nitakuwa na taji ya hali ya juu ka kabla sijaweka akili yangu kwenye majukumu naanza na mazingira yanayonizunguka Ninaamini kuwa meza iliyovurugika ni akili iliyovurugika Kwa dakika tano za kwanza napanga meza yangu naondoa vikombe vya kahawa vya jana Napanga kalamu zangu na kuhakikisha kompyuta yangu haina vumbi Kitendo hiki cha kimwili cha kupanga mazingira kinatuma ishara kwenye ubongo wangu kuwa Sasa tuko tayari kwa kazi inanipa hisia ya uthibiti Yaani kukua in control Ninapokuwa na mazingira safi najihisi nina nafasi ya kupumua kifikira Jambo linalopunguza msongo wa mawazo hata kabla kazi haijaanza Baada ya meza kuwa tayari ninafanya kitu ambacho wengi hukidharau kuketi kwa kimya Sianzi kwa pupa, ninavuta pumzi ndani kwa sekunde chache na kujiuliza swali moja kuu Leo nikifanikisha jambo gani moja nitalala nikiwa na furaha huu ndio wakati wa kueka nia katika ulimwengu wa kazi, ni rahisi sana kuwa busy bila kuwa na tija Kwa kujiuliza swali hili, ninatenganisha kazi muhimu na kazi inayopiga kelele tu. Hii inanisaidia kuepuka mtego wa kuitikia kila hitija la haraka la watu wengine na badala yake kuizingatia malengo yangu makuu. Baada ya kupata utulivu wa ndani, ninafungua diary yangu au mfumo wangu wa kupanga kazi Hata hapa ndipo natengeneza falsafa ya eat the frog, yaani mle chura Jambo la kwanza ninaloliweka kwenye kiratiba yangu ya saa mbili za kwanza ni lile jukumu ngumu zaidi Iinalonitisha zaidi au lile ninalohitaji nguvu kubwa ya akili Nimegundua kuwa asubuhi ndipo nishati yangu ya kima ujikima kimaamuzi Yaani decision making energy Ninapokuwa katika kiwango cha juu zaidi Nikianza na barua pepe nishati hiyo inapotea kwenye mambo madogo madogo Kwa hivyo, ninaanza na lile jambo nzito. Nikimaliza hili mapema, siku nzima inayobaki inakua nyepesi najijengea hali ya kujiamini kupita kiasi. Hapa ndipo ninapofanya jambo ambalo huwashangaza wenzangu Sifungulii barua pepe wala whatsapp za ya kazi hadi nimalize saa langu la kwanza la kazi nzito barua pepe ni orodha ya vipaumbele vya watu wengine kwako Ukizifungua kwanza, utajikuta unashughulikia matatizo ya watu wengine na kusahau mipango yako Kwa kuchelewesha kuingia kwenye mitandao ya mawasiliano, ninalinda utulivu wangu, ninajipa.

Hii ni swali ambalo linagusa kwa namna ya kipekee kwa sababu mimi ninaamini kuwa binadamu ni kiumbe wa kijamii. Na utajiri wetu wa kweli haupimwi kwa fedha mbali kwa idadi na ubora wa watu tunao tuzunguka. Hata hivyo kutengeneza marafiki wapya katika ulimwengu wa sasa ambapo kila mtu yuko bizi na simu yake au kazi yake ni sanaa inayohitaji ujasiri unyenyekevu na mukakati wa maksudi Nikikujibu hii wacha ni kufafanulie na ni kueleze kwanini mimi na vile mimi ufanya marafiki wapya mchakato wangu wa kutengeneza urafiki siwa bahati mbaya. Ni safari ya maksudi ambayo nimegawanya katika hatua kuu nne ufunguzi, usikivu au uwaminifu na udhabiti. Jambo la kwanza ninalofanya niki ninapo kutana na mtu mgeni ni kuvunja ukuta wa ugeni. Maranyingi watu wanataka kuwa na marafiki lakini kila mtu anaogopa kuwanza mazungumzo. Mimi nimechagua kuwa mvunja barafu. Ni naanza kwa tabasamu la kweli, tabasamu linalo lisilo na hila linalo sema mimi ni mtu salama Kisha nitatoa pongezi au kuuliza swali rahisi kuhusu mazingila tuliopo Kwa mfano, ikiwa niko kwenye mkutano naweza kusema naona umevutiwa sana na mzungumzaji huyu Uli unalionaje wazo lake la mwisho sili hii, sili hapa ni kutoanza na swali la kudadisi sana maisha ya mtu mbali kuanza na kitu ambacho, sote tunakiona wakati huo Ujasili wa kusema habari, ndiyo ufunguo wa kuanza wa mlango wa urafiki Hapa ndipo watu wengi hukosea Wanadhani kutengeneza marafiki ni kujaribu kuonyesha jinsi walivyo wairevu au matajiri Kwangu mimi nimegundua kuwa njia ya mkato ya kupendwa na watu ni kupenda yeye kwanza Nina pozungumza na mtu mpya, ninaweka simu yangu mbali Nina mtazama machoni na kusikiliza kwa thati Nina muuliza maswali ya nayomfanya aeleze mambo anayo yapenda doto zake na hata changamoto zake Ninaamini katika falsafa ya Dale Carnage Unaweza kutengeneza marafiki wengi ndani ya miezi miwili kwa kuonyesha kupendezwa na wengine kuliko marafiki Unaoweza kuwapata ndani ya miaka miwili kwa kujaribu kuwafanya wengine waku wapendezwe nawe Ninapofanya mtu ajihisi kuwa yeye ni wa muhimu na anaskilizwa mlango wa urafiki unajifungua wenyewe urafiki wa kweli unaoweza kujengwa juu ya picha ya bandia ya ukamirifu Baada ya mazungumuzo ya awali, jambo linalofuata ninalofanya ni kuonyesha ubinadamu wangu Ninatayarisha hadithi fupi kuhusu makosa niliowahi kufanya au kitu ninachokijifunza kwa sasa Ninapojishusha na kuonyesha udhaifu wangu kidogo Inampa mtu mwingine ruhusa ya kuwa yeye mwenyewe pia Hii inanitengeneza connection yani munganiko badala ya mawasiliano tu watu hawavutiwi na marafiki Mashujaa wasio na kasoro Wanavutiwa na marafiki ambao wanaweza kuelewa maumivu na furaha zao kwa sababu nao ni binadamu uwaminifu huo ndiyo gundi ninayo shikilia urafiki mpya usimame baratike urafiki mpya ni kama mche unaochipuka Usipo uangalia, usipo umwagilia maji utakauka kosa kubwa ambalo watu hufanya ni kubadilishana ma namba ya simu na kisha kukaa kimya.

Hii ni swali ambalo lina nirudisha nyuma katika safari yangu ya kitaaluma. Nikitafakari milima na mabonde niliopanda hadi kufika hapa nilipo leo. Katika safari hiyo, nimehudhuria mafunzo mengi. Ni mengine ya kiufundi, mengine ya nathari na mengine ya kisheria. Lakini ni kitulia na kujiuliza ni funzo gani mafunzo gani yaliyo badilisha mfumo wangu wa kufikiria na utenda kazi kwa kiwango cha juu zaidi jibu langu ni moja na la uhakika Mafunzo ya ya akili ya kihisia, yaani emotional intelligence na mawasiliano ya kimkakati Niruhusu ni kueleze haya yamekua dila yangu na jinsi nina yalivyo ni yalivyo badilisha kila nyanja ya maisha yangu ya kazi Kwanzia jinsi ni navyo jichukulia mimi mwenyewe hadi jinsi ni navyo shirikiana na wengine Kabla ya kupata funzo mafunzo haya ni amini ni kuambie Nilikuwa na dhani kuwa kuwa mtaalamu mawna yake ni kujua kila kitu kiufundi Nilidhani kuwa mabobezi ya Excel au kuwa na uwezo wa kuandika ripoti ndefu ndio siri ya kupanda ngazi Lakini mafunzo haya yali ni fungulia macho na kunioyonyesha kuwa IQ, yaani akili ya kawaida, inakupatia kazi, lakini EQ, akili ya hisia, inakuwezesha kuibaki na kuipandisha kuipandisha hiyo kazi. Mafunzo haya, yalini fundisha jambo la kwanza kabisa, ambalo siku wai kufikiria, kujitambua. Mara Kwa mara ya kwanza, nilijifunza kuchambua mihemuko yangu, yaani emotions. Ninapokuwa kazini. Nilijifunza kutambua vichekesho, yani triggers, vinavyonifanya, nisikasirike, nione wasiwasi au nikae, nikate tamaa. Kujua kuwa sasa nimeanza kuhisi shinikizo kwa sababu nimepewa kazi nyingi kwa muda mfupi kulini kuliniwezesha kuwacha kuitikia kwa hasira na badala yake kuitikia kwa mantiki Mafunzo haya ya nanipa uwezo wakusisimama nje ya nafasi yangu na kujitazama. Hii iliniondolea hali ya kujihami, yani defensiveness. Badala ya kuona ukosoaji wa bosi wangu kama shambulio binafsi, ninaanza kuona kama fursa ya kukua huku ulikua ukomavu wa kwanza wa kitaaluma. Nilio upata. Badala ya kujitambua mafunzo yali nifundisha jinsi ya kujitawala. Kikatika mazingira ya kazi yenye pressure kubwa nirahisi sana kulipuka. Lakini kupitia mbinu za uthibiti wafaa nafsi nilizojifunza niliweza kuanza kutumia kanuni ya pause and reflect. Yaani tulia na tafakari. Hii ili nisaidia sana katika usimamizi wa muda na msongo wa mawazo. Niliacha kuwa mtu wa kupuruka puruka kuitikia kila changamoto na kuwa mtu anaepanga suluhu kwa utulivu. Mafunzo haya ya linifundisha kuwa kiongozi bora si yule mwenye sauti kubwa mbali ni yule anayeweza kubaki tulivu katika katikati ya dhoruba. Hii hali hii ya utulivu ilianza kuambukiza timu yangu na gafla tija iliongezeka kwa sababu sote tulikuwa tunafanya kazi kwa amani badala ya hofu. Sehemu ya pili ya mafundisho haya ilikuwa na nguvu kubwa ni mawasiliano ya kimkakati Nilikuja kugundua kuwa unaweza kuwa na wazo bora zaidi duniani Lakini kama huwezi kulieleza kwa namna ambayo wengine wataelewa na kuunga mkono Wazo hilo litakua ni miko minokoni mwako.

Hii ni swali ambalo linanigusa akilini cha mafanikio yangu kazi yoyote ile. Unaponiuliza kuhusu jinsi ninavyofanya kazi kwa ushirikiano na wengine. Unaniuliza kuhusu uwezo wangu wa kuunganisha akili, mioyo na mikono tafauti ili kufikia lengo moja kubwa. Kwangu mimi, ushirikiano si tu mkakati wa kazi. Ni falsafa ya maisha inayosema ili ufike haraka naenda peke yako Lakini ili ufike mbali nenda na wenzako Nikikujibu nitakueleza kwa undani jinsi ni navyojenga madaraja ya ushirikiano jinsi ninavyokabiliana na changamoto za tafauti za watu na kwa nini naamini kwangu nguvu ya kundi ni kubwa kuliko akili ya mtu mmoja Jambo la kwanza na la muhimu zaidi ninalofanya ninapofanya kazi na wengine ni kujenga msingi wa uaminifu Siwezi kushirikiana na mtu ikiwa hakuna uaminifu kati yetu Nafanya hivi kwa kuwa mwazi na mwaminifu kuanzia siku ya kwanza Mimi ni muumini wa kusema sijui, pale ninapokuwa sina jibu na kuomba msamaha pale ninapolemewa Kitendo hiki cha kuonyesha unyenyekevu kinawafanya wenzangu wajihisi salama kuwa wazi nami pia Ninaposhiriki rasilimali zangu, ujuzi wangu na hata makosa yangu, ninatengeneza mazingira ambapo kila mmoja anajua kuwa tukio tuko kwenye timu moja, sii washindani uaminifu ni gundi inayoshikilia timu hata wakati dhoruba za kazi zinapokuwa kali ushirikiano wangu unategemea sana mawasiliano ya pande mbili Nimejifunza kuwa ushirikiano mbovu mara nyingi hautokani na nia mbaya mbali unatokana na kutoelewana Badala ya kusubili zamu yangu ya kuongea Mimi hujitahidi kusikiliza ili nielewe mtazamo wa mwenzangu Ninajiuliza, ni nini hasaa anachojaribu kusema na ni nini kinachomfanya ahisi hivi? Ninahakikisha kuwa sote tunaelewa kwa nini tunafanya tunachokifanya. Ninapotoa maelezo au maoni nafanya hivyo kwa lugha ya heshima na inayolenga kusaidia, si kukosoa. Nimejifunza kuwa neno moja la kutia moyo linaweza kuongeza tija kuliko saa kumi za shinikizo. Katika ushirikiano mimi sitafuti watu wanaofikiri kama mimi Badala yake natafuta na kuthamini tafauti Mimi ninaweza kuwa mzuri kwenye kupanga mikakati Lakini wenzangu anaweza kuwa mbunifu zaidi wa picha na mwingine akawa mchambuzi mzuri wa takwimu Jukumu langu katika ushirikiano ni kuhakikisha kuwa kila mtu anapata nafasi ya kung'aa katika eneo lake la nguvu. Ninapofanya kazi na wengine mimi ni kama msimamizi wa bendi ya muziki. Kazi yangu si kupiga vyombo vyote. Mbali ni kuhakikisha kila chombo kinapigwa kwa wakati sahihi ili kutoa wimbo mzuri. Ninatambua mchango wa kila mtu. Hatata ule mdogo kabisa Kwa sababu unajua kuwa bila chembe hiyo moja picha nzima isingekua kamili Hakuna ushilikiano usio na msuguano pale ambapo watu wawili au zaidi wanapofanya kazi pamoja Lazima kutatokea tafauti za kifikra Hapa ndipo jukumu langu la ushirikiano linapopimwa Mimi siogopi migogoro, badala yake nitatazama kwa fulsa ya kupata suruhu bora zaidi Ninapokabiliana na migogoro sichukui mambo kama shambulio binafsi Ninalenga kwenye tatizo, si kwenye utu wa mtu Ninatafuta njia ya kati.

Hii ni swali ambalo kwa haraka linaweza kuonekana kama linahusu urembo, tu. Lakini kwangu mimi, inagusia nyanja pana za utambulisho. Sanaa na jinsi ni navyojieleza mbele ya ulimuingu. Ili kujibu kwa undani ni ndio. Ninapenda sana kuvaa vipuli. Kupenda kwangu vipuli si jambo la bahati mbaya. Ni waamuzi wa makusudi ambayo nimeuunda kwa miaka mingi na una maana zito katika kila hatua ya maisha yangu Unajua kuna usemi unaosema kuwa macho ni dirisha la roho Lakini mimi ninaamini kuwa vipuli ni fremu ya hizo dirisha Nikivaa vipuli sijiskii tuu ni mependeza mbali na hisi nimekamilika ruhusu ni kufafanulie kwanini pambo hili ndogo lina nafsi kubwa kiasi hiki katika maisha yangu Kwangu mimi, kuvaa vipuli ni aina ya sanaa Sikila asubuhi ninaposimama mbele ya kio na kuchagua jozi la kuvaa Ninakuwa nafanya uamuzi kuhusu lugha nitakayo zungumza siku hiyo bila kutoa sauchi vipuli vidogo vya almasi au dhahabu siku ninazo hitaji kuwa na utulivu umakinina waledi wahali ya juu kazini. Mimi huvahivi. Vina nipa hisia ya usafi na nidhamu. Vipuli vikubwa vya duara, yani hoops, au vile vina vio ninginia, siku ambazo najihisi nimejawa na nishati, ubunifu na uhuru, mimi huchagua hivi. Ninacheza na mwendo wangu, unaotoa sauti ndogo ninapocheka, na vinanikumbusha kuwa maisha ni sherehe. Vipuli ni kama viyungo kwenye chakula. Unaweza kuwa na vazi nzuli lakini bila vipuli sahihi ladha ya muonekano wako inakua haijakamilika. Sababu nyingine inayonifanya nipende vipuli ni historia iliojificha nyuma ya kila jozi. Mimi si mtu wakununua vipuli kihorela Mara nyingi vipuli vyangu vina hadithi Nina jozi kama ya vipuli vya lulu ambavyo nilipewa na bibi yangu Nikivivaa na hisi nguvu ya kikazi nilio chopita na hisi ujasili na hekima ya wanawake waliopita kabla yangu Kuna vingine nilijizawadi kabla ya kupata mafanikio fulani makubwa Mahivyo, kuvaa vipuli kwangu ni kama kubeba nyumba ya makumbusho ndogo ki masikioni mwangu vina nikumbusha mimi ni nani, nimetoka wapi na ninapitia nini. Ni ipambo ambalo linanipa faraja wakati wa changamoto na fahali wakati wa furaha. Kitaaluma, vipuli vinawezo wakipeke wakuvutia mwanga ulie kuelekea kwenye uso wa mwanadamu. Ninapovaa vipuli vinavyongaa na hisi uso wangu umepata mwangaza wa ziada. Ni kama kicheko cha papo hapo cha kujiamini, yaani confidence boost. Kuna siku wambazo ninaamka nikiwa nimechoka, labda sijalala vizuri au ninamsongo wa mawazo. Katika siku hizo, kitendo cha kuvaa vipuli vinavyo vipenda kinabadilisha hali yangu, ya kisikolojia. Ni kijitazama kwenye kioo na kuona jinsi vipuli vinavyo pambana na mwanga na jihisi ni meimarika ni pambo ndogo lenye nguvu kubwa ya kisikolojia katika jamii nyingi, ikiwemo weyetu vipuli vimekua alama ya urembo wakike na utambulisho wakijinsia kwa kalne nyingi kupenda kwangu vipuli ni sehemu ya kuenzi wanauke wangu inanipa hisia ya kuunganishwa na ase.

Hii ni swali ninalonitaka nifunguwe pazia la ulimwengu wangu wa ndani na kushirikisha kile ambacho macho yangu hukiona kila siku. Dilisha langu ni tu, tun, si tu tundu lenye ukuta ni fremu ya picha inayobadilika kila saa. Ni daraja kati ya utulivu wa chumba changu na vurugu za ulimwengu wa nje. Hivi ndivyo ninavyo iona maanthari kutoka dilishani mwangu safari ya rangi, sauti na tafakali inayochukua takribani dakika nane kuieleza kwa undani Ninapovuta pazia yangu kila asubuhi, jambo la kwanza linalo nikaribisha ni mwanga wa dahabu wa jua la asubuhi Dilisha langu linaelekea upande wa mashariki kwa hivyo nina fulsa ya kipekea ya kusuhudia mapambazuko manthari hii huanza na rangi ya mchungwa iliouiva Ikichanganyika na zabarua hafifu hadi anga inapogeuka kuwa bluu angavu moja kwa moja chini ya dirisha yangu kuna bustani ndogo ambayo nimekua nikiitunza kwa miaka. Ninaona miti ya maua ambayo inashindana kuchanuka. Kuna mti mdogo mmoja wa muembe uliopo upande wa kulia. Mti huu ni kama mze wa hekima. Naam mandhari yangu majani yake ni mazito na ya kijani kibichi na matawi yake yanacheza kwa madaha kila upepo unapovuma kutoka hapa, ninaona maisha ya viumbe wadogo ndege wa angani mbalimbali kuanzia chozi wenye rangi zinazong'aa hadi chiruku hutumia matawi ya miti huo kama jukwaa lao la asubuhi Wanaruka kutoka tawi moja kwenda jingine wakitafuta wadudu au asali kwenye maua kutazama harakati hizi kunanifundisha kuhusu uadilifu wa asili Kila kiumbe kina tabia lake, kila kiumbe kina jukumu lake na ulimwengu unaendelea bila kuhitaji ithini ya mtu yeyote Nikivusha macho yangu mbali kidogo na bustani, ninaona barabara ndogo ya lami inayopita katikati ya makazi yetu Hapo ndipo mandhari yangu inabadilika kutoka asili na kuwa sinema ya maisha ya binadamu saa kumi na mbili na nusu wa asubuhi, ninaona watoto wa shule wakitembea kwa haraka wakiwa wamebeba mikoba mizito migongoni mwao wengine wanacheka, wengine wanapiga miao na wakikabiliana na baridi ya subuhi dakika chache baadaye, ninaona watu wazima wakielekea kazini wengine wakiwa kwenye baisikeli, wengine wakitembea kwa hatua ndefu za haraka mandhari hii ya barabarani inanikumbusha kuwa mimi ni sehemu ya jamii kubwa Kila mtu ninayemuona kutoka dirishani ana hadithi yake mmoja anaenda kutafuta riziki ya watoto wake mwingine anaenda kufanya mtihani muhimu na mwingine labda anatembea na kupata hewa safi Hii inajenga ndani yangu hisia ya uunganisho wa kibinadamu Yani human connection Hata kama utasemeshani Hata kama hatusemeshani mandhari kutoka dirishani mwangu si ya kudumu inabadilika kulingana na majira ya na Hii ndiyo sehemu inayonivutia zaidi dirishani langu linakuwa kama skrini kidogo inapambwa na matone ya mvua kunaponyesha mazingira yanakuwa na kutu na rangi ya kijani ya miti inakuwa mizito zaidi harafu Harufu ya udongo ulio o ulio.

Hii ni swali linalonipeleka katika chumba cha siri cha moyo wangu. Mahali ambapo naficha mambo yasiyoweza kununuliwa kwa fedha wala dhahabu. Unaponiuliza kama ninahifadhi kitu cha dhamana, akili yako inaweza kukimbilia kwenye vitu vya dhamana hata za viwanja au akiba ya benki. Lakini kwangu, dhana ya thamani imebadilika kadiri nilivyokuwa najifunza maana harisia ya maisha hivi ndivyo ninavyohifadhi hazina yangu ya kipekee Safali ya kihisia na kifikira yanayochukua takriban dakika chache kuelewa uzito wake Ndiyo ninahifadhi kitu cha thamana sana Lakini hazina yangu haijafungiwa kwenye kasha la chuma lenye namba ya siri Imehifadhiwa katika sehemu mbili kwenye sakunduku ndogo la mbao lililo chini ya kitanda changu na kwenye maktaba ya siri ya akili yangu ndani ya sanduku langu kuna dhahabu, kuna vitu ambavyo kwa wengi vinaweza kuonekana kama taka, lakini kwangu ni vipande vya nafsi yangu. Barua za zamani. Ninahifadhi barua zili niliyoandikiwa kwa mkono na mpendwa wangu ambaye hayupo tena duniani. Karatasi yake imeanza kugeuka rangi ya njano na hafifu ya wino imefifia. Lakini kila nikigusa nahisi joto la mkono wake. Katika ulimwengu huu wa barua pepe za Whatsapp, barua hii ni hazina ya kipekee kwa sababu ina DNA ya upendo wa thati. Jiwe la baharini. Kuna jiwe ndogo chenye umbo la duara nilichokiokota kwenye pwani ya bahari miaka kumi iliyopita. Kwangu jiwe hili linahifadhi sauti ya mawimbi na hisia ya uhuru niliyokuwa nayo siku hiyo. Ni ukumbusho kuwa maisha ni safari na mimi ni msafiri picha ambayo haijahaririwa yaani filterless Inayoonyesha tabasamu za kweli kabla ya majukumu ya utu uzima kutumelea Ninahifadhi vitu hivi kwa sababu binadamu ni kiumbe wa kumbukumbu bila kumbukumbu sisi ni kama mtis isio na mzizi vitu hivi vinanisaidia kujua nilikotoka ili nishukuru kwa ninapo nilipo sasa thamani yangu nyingine kubwa ninaivunja na kuilinda kwa wivu mkubwa ndani ya kifua changu jina langu la ahadi yangu Nimefundishwa kuwa unaweza kupoteza kila kitu nyumbani, gari au kazi na bado ukabaki kuwa tajili ikiwa utahifadhi heshima yako. Ninahifadhi neno langu. Nikisema nitafanya jambo ninalifanya. Ni ni hazina ambayo siwezi kuigawa kwa urahisi. Inanipa amani na ya moyo ninapojiitazama kwenye kioo kila siku. Katika ulimwengu ambao udanganyifu umekua sifa ya ujanja, mimi ninahifadhi ukweli. Huu ni uwekezaji ambao unanilipa kwa kunipa marafiki wa kweli na fursa ambayo pesa isingeweza kuzifungua. Pia ninahifadhi makosa yangu. Labda hii inaita kushangaza. Lakini makosa yangu ni miongoni mwa vitu vya thamana zaidi nilivyomiliki. Badala ya kuyatupa au kuyaonea aibu, nimehifadhi kama mfumo, yaani kama mafunzo. Kila mala ninapokaribia kufanya maamuzi makubwa, mimi hufungua maktaba yangu ya makosa ya nyuma. Ninajifunza kutokana na maumivu niliyopata. Na hivyo, ninafanya niwe na hekima zaidi. Hazina hii ni ya uzoefu ndiyo iliyonizuia nisizame kwenye bahali lile lile mala mbili.

Hii ni swali ambalo limekua likinisumbua na kunichochea kwa miaka mingi katika safari yangu ya kitaaluma. Ili kukujibu kwa ukweli na kwa undani unaostahili ni talazimika kuyuvunja nafsi yangu na kukupeleka katika ulimwengu wangu wa kila siku wa utendaji. Jibulangu si rahisi kama ndivyo au hapana. Mbali ni mzani ya kisanaa kati ya nguvu za peke yangu na ushirikiano wa pamoja Kuna wakati ambapo na hitaji kuwa peke yangu Kwangu mimi kufanya kazi peke yangu ni kama kuingia kwenye madhabahu ya siri ya fikra zangu Hapa ndipo dhana zito zinazo zinapozaliwa Ninapokuwa peke yangu ninauwezo wa kuingia katika hali inayo itua deep work au kazi ya kina katika hali hii, kelele za ulimwengu wanje, vicheko vya wenzangu, visini, mlio wasimu na mijadala isio isha huzimika Hapa ndipo akili yangu inapopata nafasi ya kupigwa mbizi hadi chini kabisa ya bahari ya mawazo Ikiwa ni kuandika ripoti tata, kufanya uchambuzi wa takwimu au kubuni mfumo mpia, nimegundua kuwa ukimia ni mbolea ya tija. Kufanya kazi peke yangu kuna nipa uhuru wa kudhibiti muda wangu. Hakuna haja ya kusubiri maoni ya mtu mwingine ili nisonge mbele. Ninamiliki makosa yangu na ninasherehekea mafanikio yangu binafsi. Inanijengea nithamu ya hali ya juu na uwezo wa kujitegemea kifikra Kuna ridhiko fulani la kipekee unalolipata unapokamilisha mradi mgumu kwa kutumia nguvu na akili yako peke ni kama msanii anayemaliza kuchora picha yake nyumbani kwake akiwa peke yake Hata hivyo, nimejifunza kwa maumivu na furaha kuwa ingawa naweza kuanzisha kitu peke yangu, siwezi kukikuza kiwe kikubwa bila wengine Hapo ndipo upendo wangu wa kufanya kazi na wengine unapoingia kufanya kazi na wengine ni kama kuwa sehemu ya bendi ya muziki wa jazz Kila mtu anakuja na mchomo wake Mimi naweza kuwa mpigaji piano mzuri lakini siwezi kupiga ngoma na gitaa wakati moja Ninapofanya kazi na kitu na timu ninafaidika na akili ya pamoja Yani collective intelligence Mara mingi wazo langu ambalo nilidhani nikamilifu inapopitishwa kwenye mikono ya wenzangu inachongwa, inaboreshwa na kuwa kitu ambacho singeweza hata kukiwaza peke yangu ushirikiano unanifundisha unyenyekevu unanifundisha kuwa mtazamo wangu siwa kipekee na si lazima uwe sahihi wakati wote inanisisimua unakuona jinsi changamoto inayoweza kunichukua saa tano kutatua peke yangu inavyo inavyo weza kutatuliwa kwa dakika kumi kupitia mjadala wa pamoja zaidi ya hayo ushirikiano unanipa mfumo wa kinga ya kihisia siku ambazo nahisi kuchoka au kukata tamaa na nishati ya wenzangu inaninyanyua Tumesherekea pamoja na tunahuzunika pamoja Hii inafanya kazi iwe na latha ya kibinadamu Badala ya kuwa mchakato wa kikemia na kikemikali tu watu wengi hugopa kufanya kazi na wengine kwa sababu ya migogoro Lakini mimi, mimi sinapenda ule mgusano wa kifikra na amini kuwa chuma hunolewa na chuma Pali ni napofanya kazi na wenzangu na kutua na kutua tofauti Kutafautiana kifikira hapo ndipo suruhu bola zinapopatikana kazi ya peke yangu inaweza kuwa salama sana Lakini inaweza pia kuwa ya upande mmoja kufanya kazi na wengine kuna nilazimisha kuchetea mawazo yangu kufanya kufanya marekebi.

Hili ni swali linanogusia katika msingi wa jinsi ni navio endelesha wa maisha yangu. Kwani mpangilia wa sasa za kibayolojia za binadamu ndio huamua nishati. Ubinifu na furaha yetu ya siku nzima. Ni kujibu kwa unyoofu kabisa katika kwa nafsi yangu. Mimi ni muumini mkubwa wa kuamuka na jua Lakini nimegundua kuwa siwezi kufurahia asubuhi yangu bila nidhamu ya kulala mapema hata hivyo, ikiwa nitalazimika kuchagua upande mmoja unaonipa msisimuko zaidi jibu langu ni kuamuka na jua Wacha ni kufafanulie waamuzi wangu Kwa nini ninapenda kuamuka na jua. Kuna kitu cha kichawi kinachotokea juwa linapochomoza. Ninaposema mapema kuamka na jua, si manishi tu kufungua macho na manisha kushuhudia kuzaliwa upia kwa ulimuengu. Niliapoamka saa kumi na moja au saa kumi na mbili ya subuhi Kabla ya kilele cha magaribi kuanza na kabla ya ulimwengu wa kidigitali kunidai majibu ninahisi nina nguvu ya ajabu huu ndio wakati ambao wakili yangu inakua imetaka huu hakuna notification za simu hakuna barua pepe zinazo ni subiri na hakuna mtu alienihitaji ni mimi na nafsi yangu katika sahizi za kwanza Mimi hufanya mambo yangu muhimu zaidi Napenda kusikiliza ukimia wa asubuhi ule mlo wandege ule mlio wandege wa kwanza kabisa huo ndiyo muda wangu wa deep work Yani kazi ya kina ikiwa ninakatibu cha kusoma, wazo la kuandika au mapango, mpango wakukimkakati, wakutengeneza nafanya, ninafanya hivyo wakati jua likiwa bado lina rangi ya mchungwa hafifu Kwa muka najua kunanipa hisia kuwa niko mbele ya wakati kwamba nimeanza mbio huku wengine wakiwa bado wamelala Hii inanijengea hali ya kujiamini ambayo inadumu siku nzima Ingawa mapenzi yangu makubwa hapo kwenye kuamka najua Nimejifunza kuwa maumivu kuwa asubuhi hawezi kuwa tamu ikiwa usiku ulikuwa mrefu zamani nilijalibu kuwa bundi wa usiku, yani the night owl Nilithani kuwa kufanya kazi hadi saa nane usiku kulinifanya niwe na tija Lakini niliogundua ni kinyume chake ubunifu wangu wa usiku ulikuwa wakulazimishwa na asubuhi yangu ilifuatiwa na uchovu maumivu ya kichwa na hali ya kutokutovu milia watu. Sasa nimegundua na kuwa muumini wa kulala mapema. Kwangu kulala saa nne usiku ni kama kuweka akiba kwenye bengi Ninapokubali kuzima taa mapema Ninatuma ujumbe kwa akili yangu kuwa na kupenda na nakuheshimu. Kulala mapema ni kunipa fulsa ya kuingia katika usingizi mzitu wa rem ambao ndiyo uponya seli za ubongo na kupanga kumbu kumbu bila nidhamu hii ni ya kulala mapema kamka na jua kungekua mateso badala ya kuwa baraka Hii kwa hivyo ingawa nilipenda jua la asubuhi inaheshimu giza la usiku kama daraja ya kunifikisha huko na kuna mvutano wa kuvutia sana katika nafsi yangu kuhusu sahizi usiku unakishwawishi cha kuburudani ya buli Nirahisi sana kupoteza saa tatu ukitazama filamu au ukipitia mtandaoni mtandao ya kijamii kwa sinikizo la kupumzika Lakini nimegundua kuwa haina hiyo ya kupumzika ni uongo Inaachia akili ikue.

Hii ni swali linalogusa kiini cha moyo wangu na maana nzima ya kuwepo kwangu hapa duniani. Familia kwangu si tu kundi la watu nilaloshiriki nao damu au jina. Mbali ni bandali yangu ya amani, shule yangu ya kwanza ya upendo na timu yangu ya kudumu ya ushindi. Katika ulimwengu huu unaokwenda kwa kasi ambapo kazi na majukumu ya nje yanatutaka tutoe kila tonge la nguvu zetu muda ninaotumia na familia ndiyo betri inayochaji nafsi yangu. Jambu la kwanza na la msingi nilalozingatia ninapotumia muda na familia yangu ni ubora wa uwepo wangu. Nimejifunza kuwa naweza kukaa chumbani kimoja na mtu unaompenda kwa saa nne lakini kama akili yako iko kwenye simu au matatizo ya ofisini basi hauko nao. Kwa hivyo, ninapopanga muda wa familia, jambo langu la kwanza ni digital detox, kujitenga na kiteknolojia Ninazima data ya simu au kueka mbali kabisa Napenda kumuangalia mwanangu machoni anapo nisimulia hadithi ya shuleni Ninapenda kumsikiliza mke wangu na mzazi wangu kwa makini pasipo kuangalia na sauti ya ujumbe wa WhatsApp huu uwepo kamili unamtuma ujumbe kila mwana familia kuwa. Wewe ni wa muhimu zaidi kwangu kuliko ulimwengu mzima wa nje. Huu ndiyo muda ambao tunajengana kisaikolojia. Moja ya njia ninazo zipenda kuzahidi kutumia muda na familia ya ni wakati wa chakula cha jioni. Kwangu, meza ya chakula si sehemu ya kujaza matumbo tu ni madhabahu ya kubadilisha mawazo. Napenda ule utaratibu wa kila moja kueleza jambo nzuri au changamoto waliopitia siku hio. Katika meza hii tunacheka, tunashauriana na wakati mwingine tunabishana kwa upendo kuhusu mada mbali mbali. Mazungumzo haya yanatusaidia kujuana kwa ndani zaidi. Ni wakati huwa ambapo ninaweza kutambua kwa kama moja wetu ana huzuni iliojificha au furaha anayotamani kushiriki. Kuna kula pamoja, kuna tukumbusha kuwa, hata kama mchana tulikuwa katika uwanja wa vita tofauti, usiku tunarudi kwenye kambi moja salama. Sihitaji safari ya ggarama kubwa kuenda nje ya nchi ili nifurahie muda na familia. Ninapenda sana shughuli rahisi, zinazo tuunganisha kimwili na kifikila. Mara kwa mara, tunachagua siku ya mapumziko na kuingia jikoni sote. Moja, anakata vitungu, mwingine anaanda nyama, na mwingine anasafisha vyombo. Kelele za vyombo na harufu ya vitungu, vinatutengenezea mazingira ya ushirikiano. Inatufundisha kuwa, kazi ya nyumbani ni ya sote, na matokeo yake ni chakula kitamu ambacho sote tunakifurahia. Napenda zile usiku tunazokaa sebuleni kucheka. Tunacheza Lundo Cards au Monopoly. Michezo hii inatufundisha kushindwa na kushindwa kwa heshima na kushinda kwa unyenyekevu. Au wakati mwingine, tunazima taa na kutazama filamu moja. Tunashiriki popcorni na kutoa maoni yetu kuhusu wahusika. Hizi ni dakika ambazo zinajenga ukaribu wa kipeke. Kutembea mtaani au kwenye bustani jioni kutukiwa tumeshikana mikono au tukitembea pole pole, Kuna tupa nafsi ya kuvuta, hewa safi, huku tukizungumza mambo ya maisha yajayo njia nyingine ya dhamani kubwa kwangu ni wakati wa kusali au kutafakari pamoja Aijalishi ni dakika kumi tu kabla ya kulala au wakati wa asubuhi kuunganisha roho zetu mbele ya muumba kuna tupa amani ya pamoja Inatufanya tutambue kuwa kuna nguvu kubwa kuliko sisi inayotulinda wakati huu.

Hii ni swali linalonifanya nitafakari jinsi ninavyo shugulika na teknolojia Kumbu kumbu na sanaa za kuishi katika wakati uliopo katika ulimwengu huu ambapo kila mtu ana kamera mfukoni mwake Swali la unapiga picha mara ngapi si swali la namba tu bali ni swali la jinsi unavyo uchagua kutumia kutazama ulimwengu kusema kweli, mzunguko wangu wa kupiga picha unabadilika kulingana na mazingira na hali yangu ya kiroho Kuna siku ambazo, kamera yangu haipumziki na kuna wiki ambazo, nasahau kabisa kuwa nina kamera Lakini kwa wastani, mimi ni mtu wa kupiga picha kwa maksudi, yani intentional photography katika maisha yangu ya kawaida, mimi hupiga picha mara chache sana kwa siku. Labda picha mbili au tatu. Lakini hizi ni picha za selfie au picha za chakula changu kila kinapokula. Mimi huvutiwa na vitu vidogo vinavyopita. Nimeweza kuona jinsi mwanga wa jua unavyo anguka kwenye kikombe changu cha kahawa na kutengeneza kivuli cha ajabu na nikahisi hitaji la kuunasa wakati huo Ninapiga picha za vitu vinavyo kuwa kama vile mche nilio upanda bustanini Hapa kupiga picha ni njia yangu ya kuandika dayari ya maendeleo, yani progress tracking. Katika hatuaa hii ya picha, kwangu ni tabia ya kuona, yani visual therapy. Inanilazimisha kusimama na kutazama uzuri uliopo katika mambo ya kawaida kabisa ambayo wengine wanayapita kwa haraka. Hali inabadilika kabisa ninapokuwa safarini au kwenye tukio muhimu la kifamilia Hapa ndipo idadi ya picha zinapanda kwa kasi ninaweza piga picha hamsini au hata mia ndani ya saa chache. Hata hivyo, nina sheria moja ya dhahabu. Piga picha kisha nchi. Napenda kunasa manthari nzuri ya milima, tabasamu la rafiki yangu au mchweo ya jua Lakini nikisha piga picha tatu au nne za tukio hilo ninaweka simu pembeni. Sitaki kuishi kuona ulimwengu kupitia kio cha nchi sita huku ulimwengu halisi ukiwa mbele yangu katika upande wa degree mia tatu na sitini Nina piga picha ili nihifadhi wakati huo. Lakini si kwa gharama ya kukosa wakati huo ili kuifanya simulizi hii kuwa ya kweli Lazima nikiri kuwa Kuna nyakati ninajikuta nimeingia kwenye mtego wa kupiga picha nyingi kupita kiasi Hata katika matukio ya kijamii Kuna kishawishi cha kutaka kunasa kila kitu ili kuonyesha ulimwengu kwenye mtandao ya kijami. Lakini kila ninapofanya hivyo nahisi upungufu fulani moyoni. Nimegundua kuwa dalili inayopiga picha nyingi bila kufikiri ndiyo inavyo kumbuka kidogo kuhusu hisia za wakati huo. Ubongo wangu unajiamini kuwa simu imehifathi kumbu kumbu hiyo Hivyo unaacha kujitahidi kuhifadhi hisia, harufu na sauti za wakati huo Kwa sababu hiyo, sasa hivi nimeanza kujizuia Ninajiuliza, jee, nitarudi kweli kuiangalia picha hii miaka mitano ijayo Ikiwa jibu ni hapana, basi siipigi Napenda sana sanaa ya picha moja yeenye nguvu Badala ya kuwa na picha elfu moja zinazofanana kwenye simu yangu Napenda kuwa na picha moja iliopigwa kwa wakati mwafaka yenye hisia na hifadhi. Hivi karibuni nimeanza utarachibu wa kupunguza Yani deducting maktaba.

Hili ni swali linalo nitaka nifanye tathmini ya mchanganyo wangu kama ukiungo muhimu katika mwili mkuu wa jamii unaponiuliza jinsi ninavyo saidia jamii kuhuniulizi tu kuhusu matokeo kutoa msaada kwa kifedha mbali unaniuliza kuhusu wajibu wangu wa kimaadili kijamii na kiutu katika ulimwengu huu tunaoishi mimi ni muumini wa falsafa ya ubuntu kwamba mimi nipo kwa sababu sisi tupo jambo la kwanza ninalofanya kusaidia jamii ni kwanza na kile kinacho nizunguka yaani micro level impact naamini kuwa huwezi kuisaidia dunia ikiwa mwanajamii aliepo lango wapili ana njaa au ana huzuni kila wiki mimi hutenga muda wa kusikiliza na kuwa shauri vijana wa mtaani kwangu Sihitaji ofisi kubwa kufanya hivi tunafanya hivyo chini ya mti au kwenye vizingiti vya nyumba yetu ninatumia elimu na uzoefu wangu kuwapa mwongozo kuhusu fulsa za ajira jinsi ya kujipusha na vishawishi vya makundi mabaya na umuhimu wa kujituma juu ni msaada wa mtaji wa kifikira ninapo msaidia kijana moja kuona thamni yake nina ninakua nimeizuia familia moja isitumbukie kwenye umaskini hapo badae Pili mimi ni mwanachama hai wa kundi cha kijamii kinacho jishugulisha na mazingira na usafi mara moja kwa mwezi tuna kusanyika kusafisha mifireji panda miti kwenye maeneo ya wazi na kutoa elimu ya utunzi utunzaji wa taka. Msaada huu kwangu ni muhimu kwa sababu mazingila yaki yakiharibika jamii nzima inapata magonjwa na thiki Kwa kutoa nguvu zangu na muda wangu labda la sirimali ya dimu kuliko zote ninatumia ujumbe kuwa mabadiliko ya jamii hayaji kwa kusubili silikali pekee mbali tunakutunakuja kwa kila mmoja wetu kushika fiekeo au chepeo kujitolea kuna nifanya nijihisi nimeunganishwa na udongo wanchi yangu na watu wengine Kuna aina ya msaada ninaoutoa ambao nimechagua uwe siri kuu ya nafsi yangu nimejifunza kuwa msaada wa kweli ni ule ambao mkono wa kiume unatoa na mkono wakushoto usijue ninahakikisha kuwa ninalipa ada ya shule kwa watoto wawili ambao wazazi wawo wamekwama kiuchumi sifanyi hivi ili nionekane shujaa mbali nafanya hivi kwa sababu elimu ndiyo silaha pekee inayoweza kuvunja minyororo ya umaskini wakurithi ninapowaona watoto hawa wakienda shuleni wakiwa na sare safi Najihisi nimefanikiwa kuliko ningepata faida yoyote ya kibiashara huu ni msaada ni msaada wakupanda mbegu mimi ninaweza ni sile matumbo matunda ya mti huu lakini ninauhakika jamii yangu itakula kivuli chake miaka ijayo katika ulimwengu wa leo habari ni nguvu njia nyingine inayonisaidia kijamii yangu ni kupitia uwezo wangu wa kuwasiliana ninatumia kurasa zangu za mitandao ya kijamii na mikutano ya hathara kuibua kero ambazo jamii yangu ina inakabiliana nazo Ikiwa kuna dhuluma inatokea mahala au ikiwa kuna huduma ya afya haifanyi kazi vizuri mimi hutumia sauti yangu kistarabu kuomba uwajibikaji kusaidia jamii pia namna yake ni kua macho na masikio ya wale ambao hawana uwezo wakufika kwenye meza ya maamuzi huu ni msaada wa kisheria na kijamii unaolenga.

Hii ni swali linalonipeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa mapambano ya kihisia. Mahali ambapo, ujasiri na hofu, maandalizi na mashaka vyote vinakutana. Unaponiuliza jinsi ninavyojihisi kuhusu wasilisho, yani presentation, unagusa sehemu ya nafsi yangu inayopenda kushiriki maarifa. Lakini pia ninahofia hukumu ya macho ya wengi kusema kweli ninapojuwa kuwa nina wasilisho mbele yangu Jambo la kwanza ninalohisi ni kiwewe chanya Yani positive anxiety moyo wangu huanza kupigia kwa kasi kidogo na kuna nakuja kugundua kuwa mikono yangu inakuwa na ubaridi fulani watu wengi huita hali hii butterfly in the stomach Yani vipepeo tumboni zamani nilikuwa naogopa hisia hii na kuiona kama ishara ya udhaifu Lakini sasa nimejifunza kuiheshimu Ninajihisi hivi kwa sababu ninajali Ninahisi hivi kwa sababu wasilisho hili ni muhimu kwangu na nataka kutoa thamani ya kweli kwa wale watakaonisikiliza Adrenalini hii ni mafuta yanayo ambia ubongo wangu amka hapa ni mahali pa umakini mkubwa Hivyo najihisi nimechangamka nikiwa na tahadhari kubwa Yani hyper alert katika hatuwa ya kuandaa wasilisho najihisi kama mchoraji anaetafuta rangi sahihi. Kuna mchanganyiko wa furaha na ugunduzi na hofu na kusahau jambo muhimu. Ninapopanga slides zangu au kuandaa hoja moja Ninahisi nina wajibu mzito wa kutayarisha mawazo yangu ya ndani kuwa lugha ambayo mtu mwingine ataielewa Hapa ndipo mashaka yanapoingia Je wataelewa ninachomanisha Je, wasilisho langu litakuwa na mvuto au litachosha hisia hii ya kutaka ukamilifu Yani perfectionism huwa, ninashika koo mara kwa mara Lakini ninapoendelea kufanya mazoezi Najihisi ninanza kuumiliki ujumbe wangu Kila mara ninaporudia kusema maneno yangu mbele ya kioo najihisi nimepiga hatua moja mbele kuelekea kwenye ujasiri Hapa ndipo kiwango cha hisia kinapofika kileleni Ninaposimama mbele ya watu au ninapokaribia kuwasha maiki yangu kwenye mkutano wa kidigitali Ninahisi niko uchi kifikira Kila jicho linalonitazama linahisiwa kama lenzi linayochunguza kila neno ninalosema Lakini ninaambinu moja ya siri Ninaligeuza jukwaa kuwa uwanja wa utumishi Badala ya kuhisi kama mtu anayehukumiwa Najihisi kama mbeba zawadi, nina zawadi ya habari, suluhu au hamasa ninayotaka kuwapa watu hawa Ninapobadilisha mtazamo huu kutoka kwangu, yani self-centered kuenda kwa audience-centered kwao hofu inaanza kuyeyuka na nafsi yake inachukuliwa na shauku, yani passion Najihisi niko tayari kuongoza msafara wa kifikira Wasilisho linapoanza hasa baada ya dakika mbili za kwanza Najihisi nimeingia kwenye dunia nyingine Hii ndiyo hali ambayo wana saikolojia wanaita fllow sauti yangu inaanza kupata uthabiti mikono yangu inaanza kutumika kusisitiza hoja na ninaanza kuona vichwa vya watu vikitingizika kwa kukubali Hapa najihisi ni nanguvu Kuna uhusiano wa ajabu na wa nishati kati yangu na hadhira Ninajihisi kama kudoka.

Hii ni swali ilinalogusa moja kwa moja mapigo ya moyo wango, maana kwa mashabiki wa kweli timu ya mpira ya mguu si klabu tuu ya michezo, mbali ni sehimu ya utambulisho, imani na familia. Una poniuliza kuhusu timu ninayoipenda, unanialika nifungue chumba cha kihisi ambacho kimejaa kumbukumbu za ushindi na kishindo. Mchangu ya kufungwa dakika za majiruhi na matumaini ya siyo kufa ya msimu ujao na kumbuka vyema kwa ya kwanza nilipo iona timu hii ikicheza Haikuwa tu kuhusu kusuku kusukuma mpira nyavuni Ilikuwa ni kuhusu namna walivyo fanya hivyo Kulikuwa na ujasiri, ushilikiano na aria kupambana hadi sekunde ya mwisho Tangu siku hiyo nilijua kuwa mimi si mtazamaji tu mbali nimekua sehemu ya jeshi hili la mashabiki kupenda timu hii ya kwangu ni kama kurithi hazina ya zamani Iwe ni kwa sababu ya historia yao kubwa ya makombe au kwa sababu ya kijiji au jiji wanako toka Kuna sukuma, kuna sukmaku ya kuhisi ambayo inanivutia kwao kila wiki Ninapovaa jezi ya timu yangu na jihisi nimevaa silaha ya ujasili hiyo jezi si kitamba tu ni alama ya mashuja waliopita, waliopita, waliopo na watakao kuja. Unajua kila mtu, kila timu kubwa ina DNA yake. Na hivyo, ndivyo ilionifanya ni wapende zaidi. Timu yangu ilijulikana kwa kutoka tatama. Kuna msimu tumekua chini tukichezewa na kusemu wavibaya lakini utamaduni wa klabu hii ni kuinuka kutoka kwenye majivu kama ndege aitua Phonics Napenda falsafa yao ya kuwa ya kuwapa na fasi vijana kutoka akademi kuona mtoto mdogo akikuwa ndani ya mfumo wa klabu na hatimaye kufunga goli muhimu kwenye dabi kubwa, kuna nipahisia ya fahari na mzazi. Inanifundisha kuwa umulivu na malezi bora ni msingi wa mafanikio ya kudumu. Timu yangu si klabu ya kununua mafanikio kwa pesa tu ni klabu inayojenga watu, inayowamini katika ufundi, inayochocheza mpira kwenye mvuto wa kikisani. Ikiwa umewahi kufika wanjani wakati timu yangu inacheza, utaelewa ninachomanisha. Ule mshindo wa mashabiki wa kiimba wimbo wa klabu, yani the anthem, kabla ya mpila kuwanza, unanifanya nitokwe na machuzi ya furaha mara kwa mara. Katika kile kiti cha uwanjani au hata nikiwa mbele ya televisheni sebuleni kwangu Mimi si mtaalamu wa ofisi au mfanya biashara Mimi ni binadamu anaipumua mpira Wakati timu yangu inaposambuliwa, pumzi yangu inakata Wanapofungwa ninajikuta nimeruka juu na kukumbatia watu nisiya wajua mpira wa migu kupitia timu yangu unanifundisha umoja uwanjani hakuna tajiri wala maskini Hakuna dini wala kikabila sote tunaluga moja tu ushindi wa timu yetu Hivyo ndivyo nguvu ya kipekea ya klabu hii kama maisha yangu Lazima niwe mkweli kupenda timu sii kila mara ni asali na maziwa Kuna nyakati nimeenda kulala nikiwa na huzuni nzito baada ya kufungwa mechi muhimu Kuna wakati nimevumilia dhihaka za marafiki zangu wa ashabiki wa timu pinzani Lakini hata katika nyakati hizi za giza sijaacha kuwapenda.

Hii ni swali linalonirudisha katika kipindi cha dhahabu cha maisha yangu. Wakati ambapo ulimwengu ulikuwa mdogo majukumu yalikuwa mepesi na kila siku ilikuwa na furaha ya chaki. Vitabu vipya na kicheko cha marafiki wa thati. Kumbukumbu za shule kwangu si picha tu zilizofifia. Mbali ni mfululizo wa matukio yaliyojenga utu wangu wa leo Nikikujibu nitakupeleka kwenye safari ya kifikira kupitia kuta za madarasa Viwanja vya michezo na nyakati za sili ambazo zimebaki moyoni mwangu kama za hazina isiochakaa Kumbu kumbu yangu ya kwanza kabisa inaanza na ule utulivu wa asubuhi. Na kumbuka harufu ya kipekee ya sare za shule zilizopigwa pasi kwa makini na ule msisimuko wa kukutana na marafiki zangu kwenye lango la shule. Kulikuwa na kituo cha kipekee kuhusu mkusanyiko wa asubuhi Yaani 'assembly' Ingawa wakati huo tulikuwa tukilalamika kuhusu kusimama juani Sasa hivi nakumbuka kwa tabasamu jinsi tulivyokuwa tukiimba wimbo wa taifa kwa sauti ya juu Kulikuwa na hali ya umoja na nithamu ambayo ilitufanya tuhisi kuwa sisi ni sehemu ya jeshi kubwa Inalojiandaa kuteka ulimwengu kupitia kalamu na karatasi darasani ndipo mapambano ya fikra yaliponyanyikia Kumbukumbu yangu nzuri zaidi ni ya mwalimu mmoja wa fisia au labda, hisabati au historia. Ambaye hakuwa anafundisha tu mada, mbali alikuwa anafundisha maisha. Na kumbuka siku mmoja nilipofanya kosa kubwa kwenye jibu langu. Na badala ya kunikemea, mwalimu huyo alinitazama machoni na kusema. Kukosea ni ishara kuwa unajaribu Kauli hiyo ilibadilisha mtazamo wangu kuhusu kufaili darasa halikuwa tena gereza la namba bali lilikuwa uwanja wa majaribio Kumbukumbu ya kunyoosha mkono na kutoa jibu Ha sahihi badala ya kufikiri kwa bidii na kisha kuona kichwa cha mwalimu kikitingizika kwa kukubali ni hisia ya ushindi ambayo bado inanipa hamasa zaidi leo Ninapokutana na changamoto kazini Lakini tuseme ukweli moyo wa shule ulikuwa unadunda wakati wa saa ya mapumziko Yaani 'break time' Hapo ndipo kumbukumbu zangu nyingi za furaha zilipozaliwa Nakumbuka jinsi tulivyokuwa tukikimbilia kwenye vibanda vya kuuza chakula au kuketi chini ya mti mkubwa wa mwembe kule uwanjani. Tulikuwa tunashirikiana kila kitu tuna tunda moja. Nilikuwa na watu wanne na hadithi moja ilichekesha watu kumi. Tulikuwa tunazungumzia kila kitu Tunaanzia kutani tulizotazama usiku uliopita hadi ndoto zetu za kuwa marubani, madaktari au maraisi katika kidakika hizo thelathini Hakukuwa na matajiri wala maskini sote tulikuwa watoto wenye njaa ya maisha na furaha ule urafiki usio na hila. Uliotokana na kucheza mchangani na kujibizana. Ndiyo usingizi wa uwezo wangu wa leo wa kushilikiana na watu. Sitaweza kusahau siku ya michezuo. Yaani 'sports day'. Hapa ndipo ushindi wa kweli ulipo ulikuwepo. Nakumbuka siku moja nilio chaguliwa kushiriki mbio za vijiti yaani 'relay race' Mapimo ya moyo wangu yalikuwa yalikuwa yanatokea kooni mwangu kwa uoga Lakini nilipopokea kile kijiti na kusika sauti ya shule nzima ikipigia kel.

Hii ni swali inaloonirudisha kwenye kiini cha hisia yangu na jinsi mwili wangu unavyopata, unavyopatana na ulimwengu wasili. Unapo niuliza kuhusu hali ya hewa ni nayoipenda, unaniuliza kuhusu mazingilia ya nayo zidua ubunifu wangu, ya nayo tuliza roho yangu na ya nayofanya njihisi niko hai zaidi. Nikikujibu haya bila kusita nitakuambia mimi ni mpenzi mkubwa wa hali ya hewa ya mvua ya rasharasha Inayochanganyika na ubaridi mwanana wa asubuhi Kuna kitu cha kichawi na cha kipeke kinachotokea wakati anga inapofunikuwa na mawingu mazitu ya kijivu na dunia inapuanza kupokea matone ya kwanza ya baraka Niruhusu ni kueleze kwa undani kwanini hali hii ya hewa ndiyo mbingu ndogo kwangu na jinsi inavyo athiri kila nyanja ya maisha yangu Jambo la kwanza nilalopenda kuhusu hali ya hewa ya mvua ni ile harufu ya udongo ulioloa ninavyo julikana kisayansi kama petrikoa Kwangu mimi, hiyo ni harufu tu, sio si harufu tu, ni harufu ya matumaini Wakati matone ya kwanza ya napogusa ardhi, kavu, kuna harufu ya asili ya kishairi inayopanda ju Inanikumbusha kuwa dunia inajifungua upya Harufu hii unituliza kisekolojia kuliko manukato yoyote mgali duniani Inanirudisha kwenye msingi ya binadamu wangu kwamba sote tunatoka kwenye earth hii katika hali hii ya hewa Najihisi nimeunganishwa zaidi na asili na msongo wa mawazo wa maisha ya kidigitali unayeyuka papo hapo Hali ya hewa ya ubaridi na mvua inanifanya niwe mbunifu zaidi Kuna kitu kuhusu sauti ya matone ya mvua ya kigonga paa ya nyumba au madirisha kinayofanya akili yangu itulie na kuwanza kufikilia kwa kina Ninapokuwa ndani ya chumba huku nje kukiwa na hali ya hewa nina hisi niko kwenye kifuko cha usalama Hapo ndipo mawazo yangu bora ya napozaliwa. Katika hali ya hewa ya jua kali mara nyingi na jihisi kutawanyika na kuhitaji kukimbia huku na kule Lakini hali ya hewa ya ubaridi inanialika kuketi, kutafakari na kufanya kazi zenye kina, yani deep work. Ni hali ya hewa inayokuambia, sio lazima ukimbie kila wakati ni sawa kutulia na kufikiria Mimi ni mtu wakuona, yani visual person na hakuna wakati ulimwengu unapendeza machoni pangu kama wakati wahali ya hewa ya mvua na unyevu nyevu. Juali napokuwa kali rangi maranyengi hufifia au kuuuzima macho. Lakini mvua inaponyesha kila rangi nakuwa hai. Majani ya miti ya nangeuka kuwa kijani kibichi kilitokolea. Mauwa ya nangana hata barabara zalami zinapata rangi nyeusi iliotakata Kuluangalia mandhari katika hali hii ya hewa ni kama kutazama picha iliopigwa na mpigia picha mhali alietumia kateknolojia ya hali ya juu Inanipa furaha ya kuona inayofanya matembezi yangu ya jioni huku nikiwa nimeshika mwavuli yawe safi ya kishairi. Hali ya hewa ya ubaridi inatengeneza mazingira bora ya kijamii na kibinafsi. Napenda ile hali ya kuvaa sweta nzito au koti la joto. Kuna aina ya faraga, yani comfort, unayoipata kwa kujifunika blanketi laini huku ukiisoma kitabu. Pia hali hii ya hewa inabadiri.

Hii ni swali inalonirudisha katika moja ya matukio ya kusisimua zaidi katika safari yangu ya kutafuta ladha mpya duniani. Unaponiuliza kuhusu chakula cha kigeni kinachowahi ninachowahi kujaribu, Unanirudisha katika siku ile niliyoamua kwenda kando kuweka kando mawazo yangu ya vyakula vya nyumbani na kuingia katika ulimwengu wa ladha za mashariki ya mbali Nikikujibu kwa urahisi Nita nataka kueleza uzoefu wangu wa mara ya kwanza kula sushi. Chakula cha asili cha Japan ambacho kimebeba falsafa, sanaa na utamaduni mzito. Katika simulizi nitakayokuchukua dakika kadhaa kuelewa kila ladha na hisia niliyoipata. Nakumbuka vyema siku ilio niliyoketi katika mkahawa moja mdogo waki Japani. Jambo la kwanza liililonishangaza ni si ladha bali ni muonekano. Sushi si chakula tu ni kazi ya sanaa Mpishi alileta sahani iliyopambwa kwa makini ili ikiwa na vipande vidogo vya mchele vilivyofungwa kwa mwani mweusi yaani nuri na juu yake kukiwa na vipande vya samaki mbichi aliyekatwa kwa ustadi mkubwa. Rangi za kijani za parachichi, wekundu wa samaki aina ya tuna na weupe wa mchele uliochanganyika na siki vilinifanya Ziliifanya sahani ionekane kama mchoro wa thamani. Katika utamaduni wa nyumbani tumezoea vyakula vilivyopikwa kwa muda mrefu na viungo vingi lakini hapa kila kitu kilionekana kuwa safi, asili na cha unyenyekevu moyo wangu ulianza kupiga kwa kasi Nilikuwa nikijiuliza je, nitaweza kweli kula samaki ambaye hajapikwa kwa moto Kabla hata sijaanza kula Nilikabiliwa na kizuizi cha kwanza Chopstick hivi ni vijiti viwili vya mbao vinavyotumika kama uma wa kijiko Kwangu mimi kuvishika vilikuwa kama kujaribu kuandika kwa kutumia miguu Nilijaribu mara ya kwanza, kipande changu cha sushi kikaanguka Nilijaribu mara ya pili, vijiti vikateleza watu waliokuwa wamenizunguka walikuwa wakivitumia kwa urahisi kama sehemu ya mikono yao. Lakini mimi nilihisi kama mwanafunzi wa darasa la kwanza. Hata hivyo, hali hii ilinifundisha jambo moja kuhusu vyakula vya kigeni Lazima uheshimu mchakato Kulazimika kula pole pole kwa sababu ya vijiti kulinifanya nizingatie zaidi Kile kilichokuwa na kile kilichokuwa nilichokuwa nakula. Badala ya kumeza chakula kwa haraka kama nikiwa na kijiko Hatimaye nilifanikiwa kukinyanyasa kipande kimoja cha ngiri. Yaani samaki juu ya mchele. Nilikichovya kidogo kwenye mchuzi wa soy sauce na kisha nikaongeza kiasi kidogo sana cha ule unga wa kijani ulioitwa wasaibi. Nilipokipeleka mdomoni jambo la kwanza nililohisi ni baridi ya samaki. Kisha ghafla wasibi ilipanda hadi kwenye pua langu. Ni hisia ya kipekee. Ni kama mlipuko mdogo wa moto unaosafisha mapua yako sekunde tano na kisha kutoweka. Baada Baada ya ule moto kupita, nilianza kuhisi utamu wa samaki. Uchachu wa siki kwenye mchele na harufu ya bahari kutoka kwenye mwani. Haikuwa kama chakula chochote, nilichowahi kula huko nyuma. Hakukuwa na ladha ya mafuta mengi wala viungo vya kukaanga Ilikuwa ni ladha iliyotakata safi na.

Hii ni swali inalogusia inalogusa katika kiini cha uwepo wangu wa kitaalamu. Kwani na amini kuwa kazi bila malengo ni sawa na merikebu inayo inayosafiri baharini bila dira. Inatumia nishati nyingi lakini haitafika bandar band bandari yenye tija. Unaponiuliza kuhusu malengo yangu ya kazi unaniuliza kuhusu picha kubwa ninayoiona mbele yangu urithi ninaotaka kuwacha na jinsi ninavyopanga kuitumia akili na mikono yangu kuleta mabadiliko Nikikujibu kwa kina, nitakueleza safari yangu ya kifikira kuelekea kilele cha mafanikio ninayo ninayo ya ninayo ninayo yatamani malengo ambayo nimeyagawa wakati nyanga tano za kuu Zinazochukua dakika kadhaa kuutafakari uzito wake Lengo la kwanza, lengo langu la kwanza ni kudumu la kudumu ni kufika kiwango cha ubobezi wa hali ya juu Yani mastery Sitaki tu kuwa mtu anayekuja kazini kufanya majukumu yaliyoandikwa kwenye maktaba na kuondoka saa kumi na moja jioni Lengo langu ni kuwa mtu ambaye jina lake linahusishwa na suluhu la tatizo ngumu katika sekta yangu Nataka kuwa chimbu chimbuko la maarifa. Hii inamaana ya kuendelea kujifunza kila siku, kuchukua kozi mpya, kusoma mapish kusoma machapisho ya hivi karibuni na kufuatilia mabadiliko ya kiteknolojia. Nataka kufikia hatua ambapo, wenzangu na viongozi wangu wanasema ikiwa jambo hili linashindikana mpelekee mpeleke Samuel, yeye anajicho la kipeke la kusoma suluhu. Ubobezi huu si kwa ajili ya sifa, bali ni kwa ajili ya kuwa na uwezo wa kutoa thamana kubwa zaidi kwa shirika langu na kwa jamii kwa jumla. Lengo langu la pili si kupanda vyeo kwa ajili ya mamlaka bali ni kupata nafasi ya kutoa mwelekeo na tamani kuwa kiongozi ambaye anajenga viongozi wengine moja ya malengo yangu makuu ni kufika hatua ambayo Ninaweza kuwalea yaani kumenta vijana wanaochipuka katika kazi hii Ninaamini kuwa mafanikio ya kweli yana yanapimi yanapimi ya hayapimwi kwa kile ninachofanya peke yangu bali kwa idadi ya watu niliowasaidia kukua Nataka kutengeneza mazingira ya kazi ambapo watu wanajisikia salama wakijisikia kuthaminiwa wanapata nafasi ya kutoa ubunifu wao bila hofu Lengo langu ni kuwacha mnyororo ya wataalamu waliyoimarika na sababu nilikuwa sababu nilichukua muda wangu kuwashika mkono na kuwafundisha siri za mafanikio. Kila kazi inataratibu zake, lakini lengo langu ni kuvunja mpaka ya kawaida, yaani breaking the status quo. Sitaki kuifanya kazi yangu vile vile ilivyo kuwa ninaifanya miaka kumi iliopita. Lengo langu ni kubuni, mifumo au michakato ambayo itaimarisha kazi, itapunguza gharama na itaongeza ufanisi. Nataka siku ni nio si nataka siku nita ni niond niondo kapo kwenye nafasi yangu ya sasa kuwe na kitu kinachoitwa mfumo wa Samuel au utaratibu uliowekwa na Samuel ambao utaendelea kuwasaidia watu miaka mingi ijayo. Hii ndiyo alama ya kiundu, ya kidu, ya kudumu Yaani legacy, ninayotaka kuiacha Nataka kazi yangu iwe na saini ya ubora na ubunifu ambao Hauwezi kufutika kwa urahisi Labda hii inaweza kuwa inaweza kuonekana la kushangaza kama lengo la kazi Lakini kwangu ni muhimu sana Lengo la kufanya kazi yangu kuwa chanzo cha furaha na na si chanzo cha dhiki moja ya malengo yangu ni.

Hii ni swali ambalo linagusa mahali pa utulivu zaidi katika nafsi yangu. Kwa wingi, mvua inaweza kuonekana kama kikwazo cha shugli zanje au kero ya usafili. Lakini kwangu mimi, siku ya mvua ni zaidi ya muda. Ni wakati ambapo ulimwengu unajilazimisha kusimama. Na mimi pia napata ruhusa ya kugeukia ulimwengu wangu wa ndani na niki kujibu kwa kina nitakueleza jinsi ninavyo zitumia saa hizi za kipekee Kuanzia dakika ya kwanza ya mlio wa matone hadi pale anga litakapo katika na kuwacha harufu ya udongo uliotakata huu ni mpangilio wangu wa shugli za siku ya mvua ambayo ni unachukua dakika kadhaa ili nieze kukufafanulia kwa kina siku ya mvua inapoanza, shuguli yangu ya kwanza kabisa ni kusikiliza. Baada ya kukimbilia kufanya kitu, mimi hupenda kuketi karibu na dirisha, kuna muziki wa asili unaopatikana kwenye matone ya mvua yanapogonga paa la nyumba au majani ya miti. Kawa katika dakika hizi za kwanza, shuguli yangu hu kuu ni kutafakari, yani meditation. Mvua inatengeneza kuta za sauti zinazo ziba fujo za ulimwengu wa nje. Nitatumia muda huu kujiuliza maswali mzito. Kupanga mawazo yangu au kutoa shukurani kwa ukimya huu wa lazima. Ni kama vile asili inasafisha si tu barabara mbali pia akili. Huu ndiyo wakati ambapo najisikia nimeunganishwa zaidi na nafsi yangu kuliko wakati wawote ule. Mvua na ubaridi huwamsha ndani yangu, shauku ya upishi wa faraga. Shuguli inayofuata ambayo inachukua mudamrefu na kunipa furaha ni kuandaa kitu cha moto. Siku hizi, mimi siandai chakula kwa haraka napenda kutumia muda mwingi jikoni. Labda ni kuandaa chai ya rangi iliotiwa viungo vingi, tangawizi, madalasini na iliki au kupika supu nzito ya mboga mboga. Huarufu ya viyungo hivi inapoingiliana na harufu ya ardhi iliyoloa inayopenya madirishani inatengeneza hali ya joto la andani ambalo linanifajiri sana. Shuguli hii ya kupika polepole inafanya nyumba nzima ihisi kuwa na uhai na usalama dhidi ya ubaridi wa nje. Mvua inapo pamba moto, hapo ndipo ninapo zoma kwenye mkataba maktaba yangu ndogo. Kwangu, siku ya mvua bila kitabu ni siku iliopotea. Nikiwa nimejifunika blanketi laini, mimi husafiri kuenda nchi ya mbali kupitia kurasa vitabu. Kuna uhusiano wa ajabu kati ya sauti ya mvua na umakinifu wa kusoma. Akili yangu inakua haina haraka. Pia mimi hutumia wakati huu kuandika kwenye charaja yangu. Nime rekodi ndoto zangu malengo yangu au hata sisia zinazoletwa na hali hiyo ya hewa kuandika wakati wa mvua ni kama kumuaga maji ya mawazo yangu kwenye karatasi ili yasafishe moyo wangu Ikiwa nina kazi ya ofisini au mradi wa kibinafsi inaoikitaji utulivu mkubwa, siku ya mvua ndiyo ofisi bora kwangu. Shuguli yangu hapa inakua ni ubunifu usio na usumbufu. Kwa sababu hakuna uwezekano wa kutoka nje au kutembelewa na watu, ninapata saa kadhaa za kazi ya kina, yani deep work. Nimegundua kuwa uraibu unasaidia ubongo, wangu usichoke haraka.

Hii ni swali linalogusa mahali pa siri sana katika maisha yangu ya kijamii na burudani. Kwa wengi, kuenda sinema ni jambo la kawaida la kupitisha muda. Lakini kwangu mimi, ni ibada ya kisanaa. Ni kitendo cha makusudi cha kujitenga na ulimwengu wa kweli na kuingia katika ulimwengu wa ndoto unao undwa kwa nuru na sauti. Niki kujibu kwa kina, wacha niende nitakuelezea mazungumzo, nitakueleza mazungumzo kwangu kwa kutembelea jumba la sinema Kwa nini ninafanya hivi na jinsi uzoefu huu unavyo chukua nafsi yangu kuipeleka katika ratba yangu na katika mazoea maelezo haya yatachukua dakika chache ili nikufafanulie uweze kuwa na taarifa uweze kutambua uzito wake Unaponiuliza mara ngapi jibu langu la unyovu ni kwamba sina idadi maalum ya kila wiki bali naongozwa na mvuto wa hadithi kwa wastani, nitakuja nikiingia kwenye jumba la sinema takribani mara moja au mbili kwa mwezi. Mimi si mpenzi wa kwenda kutazama kila kitu kinachotoka. Badala yake, mimi ni muindaji wa matukio. Na subiri zile sinema ambazo zimeandaliwa kwa ustadi mkubwa. Zile ambazo wakosoaji wanasema lazima zionekani kwenye skrini kubwa. Kwangu mimi kuenda sinima si uwekezaji wa muda na hisia Kwa hivyo badala ya kuenda kila ijumaa kama mazoea na chagua kuenda pale tu ninapohisi kuna hadithi inayohitaji heshima na ukimya wa jumba la sinima na kishindo cha mfumo wa sauti wa surrounding sound watu wengi huniuliza kwa nini utumie pesa kwenda sinima wakati unaweza kusubiri na kutazama kwenye simu au tv nyumbani Jibu langu liko kwenye uzoefu wa kuzama Yani immersive experience. Ninapokuwa nyumbani kuna usumbufu mwingi. Simu inalia, mlango unabishwa, au kili yangu inawaza vyombo vilivyo jikoni. Lakini ninapoketi kwenye kile kiti cha mahameli na ndani ya jumba la sinema na taa zinapozimika ulimwengu wangu wa nje unakoma kuwepo. Katika kile giza ni mimi na hadithi tunakua kitu kimoja ile sikrini kubwa inayotawala uwepo wa macho yangu inanifanya nijihisi mdogo na udogo huo unaniruhusu kuipokea hadithi kwa unyenyekevu mkubwa Hii ndiyo sababu naenda mara chache lakini kwa malengo makubwa. Natafuta wakati ambapo naweza kupotea ili njipate upia shuguli yangu ya kuenda sinema haianzi filamu inapuanza inaanza saa kathaa kabla Napenda ule mchakato wa kuchagua kiti. Maranyingi katikati kabisa ili macho yangu na masikio yangu yapate uiano sawa. Pia kuna harufu ya popcorni na syagi Hata kama sikuwa na njaa harufu ile ni sehemu ya tikiti yangu ya kusafisha kifikra kununua pakiti kubwa ya popcorni na kinywaji baridi ni sehemu ya maktaba kwangu wa jumla ya sinema. Ni kama kusema, sawa, sasa niko tayari kupelekwa popote unapotaka kunipeleka. Hata ile dakika kumi ya kutazama trailers za sinema zijazo ni sehemu ya burudani. Inanipa orotha ya safari zangu za miezi ijayo ni mimi huenda sinema kutafuta kile ambacho maisha ya kila siku hayawe.

Hii ni swali linolo ni situa nafsi na kunifanya nianze kusafiri kifikra nje ya mipaka ya wakati huu tulio na sasa. Unaponiuliza kuhusu mahali pakihistoria ningependa kutembelea. Unanitaka nichangue kituo kimoja kati ya maelfu ya alama ambazo binadamu ameacha duniani kote. Lakini, kwa moyo mmoja na shauku kubwa, jibu langu la unyoofu ni Ningependa kutembelea magofu ya misili ya kale kuhusu san mapiramidi makuu ya gaza na bonde la wafalme kule lukso kuhusu, niruhusu ni kupeleke katika safari hii ya kifikra ni kuelezee kwanini mahala hapa ni zaidi ya mawe tu yaliyopangwa mbali ni shahidi wa utukufu, elimu na siri za asili yetu kama binadamu Tangu nikiwa mdogo, nimekua nikivutiwa na simulizi za kale za bara letu la Afrika Msiri Misiri kwangu si nchi tu ni maktaba hai ya ustaarabu Ninapo tafakari kuhusu kutembelea mapiramidi ya Gaza Sifikiri tu kuhusu kupiga picha au utalii Nafikiria kusimama mbele ya lengo ambalo lilijengwa zaidi ya miaka elfu nne mia tano iliopita na bado imesimama imara. Najiuliza nikiwa nimesimama hapo. Nitahisi vipi nikigusa mawe ya yale makubwa. Kila jiwe lina uzito wa tani kadhaa na linapangwa kwa usahihi wa hali ya juu ambao hata leo kwa teknolojia yetu ya kisasa bado utapata taabu kuelewa jinsi walivyo fanya. Ningependa kutembelea hapo ili nijionee kwa macho yangu Udhibitisho kuwa binadamu wakale hususano wa Afrika Alikuwa na uwepo wa juu sana wa hisabati Unajimu na uhadisi shauku yangu kubwa si kuishia nje tu Ningependa kuingia ndani ya piramidi kuu la kufu Ninafikiria kutembea katika korido nyembamba na zenye giza nikihisi baridi ya mawe ya kale kuhusu huku nikiwa nimezungukwa na mamilioni ya tani za miamba juu kwa juu yangu Hapa ndipo dhana ya muda inapokoma kuepo. Pia ningesafiri hadi kule logza kwenye ponde la wafalme, yaani the valley of the kings. Na fikilia kuingia kwenye makaburi ya mafarau kama tutakamu au rases ningependa kuona michoro ya rangi kwenye kuta ambazo haijafifia kwa muda ya miaka. Michoro hiyo inasimulia safari ya roho kuelekea maisha ya baada ya kifo. Sisa natu ni falsafa nzito kuhusu maana ya uhai. Ninge penda kusimama pale na kujaribu kusoma. Ujumbe ambao babu zetu walituachia kupitia ala zile. Nikijaribu kuunganisha maisha yangu ya leo na imani zao za kale. Pichazangu za kihistoria haita kamilika bila kusimama mbele ya Great Siphon. Kiumbe huyu mwenye mwili wa simba na kichwa ya binadamu amekua akitazama upande wa mashariki kwa maelfu ya miaka. Akishuhudia mabadiliko ya tawala, dini na hali ya hewa Ningependa kuketi mbele yake kuwakati wa mchweo Kwa wakati jua linapopaka rangi ya dhahabu juu ya mchanga wa jangwa Ningependa kutafakari swali la kale Phoenix anajua nini ambacho sisi tumekisahau Kuna nathari nyingi kuhusu umri wake wa madhumuni yake Lakini kwangu yeye ni alama ya hekima.

Hii ni swali linalofungua mlango wa maktaba ya moyo wangu. Unajua, kuchagua kitabu kimoja unachokipenda zaidi ni sawa na kumuomba mzazi achague mtoto moja na anayempenda zaidi katika kati ya wengi. Kila kitabu kimeacha alama yake wakati fulani wa maisha yangu. Lakini nikitazama kwa kina kile ambacho kimebadilisha mtazamo wangu kilichonifariji katika giza na kunipa dira ya maisha jibu langu la unyoofu ni Man's Search for Meaning Yani mwanadamu asaka maana kilicho andikwa na Viktor Frankl kuhusu niruhusu nikupeleke katika safari ya kifikra ya kitabu hiki ni kikueleza kwa nini maneno yaliyoandikwa kwenye kurasa zake ndiyo hazina yangu kubwa katika simulizi hii, nitachukua dakika chache ili kukufanya ufahamu uzito wa kwanini napenda kitabu hichi na kumbuka vyema mara ya kwanza nilipo shika kitabu hiki Nilikuwa katika kipindi cha maisha yangu ambapo kila kitu kilionekana kusoka kukosa mwelekeo Nilikuwa nikijifunza kwa nini tunapitia maumivu Kuna faida gani ya kuendelea kupambana ikiwa mwisho wa siku sote tutakumbana na vikwazo Hapo ndipo rafiki moja aliponiwekea kitabu hiki mezani Viktor Frankl mwandishi wake alikuwa daktari wa akili yani psychiatric kutoka Australia ambaye alinusurika katika kambi ya mateso ya nazi wakati wa vita kuu vya pili vya dunia. Kitabu hiki si hadithi ya kubuni ni ushuhuda wa kweli wa kisaikolojia kuhusu jinsi binadamu anavyoweza kuvumilia mateso makali hii ikiwa tu anamaana ya kuishi. Jambo moja ya sehemu iliyonisisimua zaidi na ambayo imezihifadhi akili ni pale Frankin alipozungumzia uhulu wa mwisho. Alisimulia jinsi askali wakambi walivyoweza kuwanyaganya wafungwa kila kitu. Funguo zao, chakula chao, maji yao na hata utu wao. Lakini kuna kitu kimoja ambacho askali yeyote hangeweza kukichukua. Franklin alisema kila kitu kinaweza kuchukuliwa kutoka kwa mwanadamu. Isipokuwa jambo moja uhuru wa mwisho wa binadamu. Kuchagua mtazamo yaani attitude wake katika mazingila yoyote aliyopo. Somo hili lilinipiga kama radi, niligundua kuwa ingawa siwezi kuzuia mambo ambayo ya sinitokee, iwe ni kufiwa, kupoteza kazi au kuumizwa, nina mamlaka kamili ya kuchagua, nitakayo pokeaji. Hapa ndipo nilipopata nguvu ya kuwacha kulalamika kuhusu mazingira na kuanza kumiliki mwelekeo wa hisia zangu. Kitabu hiki kilinifundisha kuwa mimi si mhanga wa mazingira yangu. Mbali ni nahodha wa mtazamo wangu. Kupitia kitabu hiki nilijifunza dhana ya logotherapy. Frankil amenukuu falsafa ya Nictesech inayosema yeye aliye na kwa nini ya kuishi anaweza kuvumilia karibu kila jinsi gani. Katika kambi ya mateso, Frank aligundua kuwa wafungwa waliokufa haraka si wale waliokua wadhaifu kimwili pekee, mbali ni wale waliopoteza tumaini na maana ya kuishi. Wale waliojua kuwa kuna mpendwa anawasubiri nyumbani au kuna kazi ya kisayansi na wanatakiwa kuitimiza baada ya vita walikuwa na uwezo wa ajabu wakuvumilia njaa na magonjwa Hii ilibadilisha jinsi ninavyofanya kazi yangu na kuishi na familia.

Hii ni swali linalo nirudisha katika moja ya starehe rahisi lakini zenye nguvu zaidi maishani. Harufu ya mkate uliotoka motoni. Unajua kwa wengi mkate ni chakula cha haraka tu cha asubuhi. Lakini kwangu mimi mkate ni sanaa ni historia ni kiyungu kinacho unganisha hisia zangu na asili. Ni kikujibu kwa kina bila kusita nitakuambia mkate ni naoupenda zaidi kuliko yote duniani ni mkate wa nyumbani wa sodaf Mkate uliotumia mira asilia kwenye ganda gumu kwa nje na ulio laini na wenye vishimo vingi kwa ndani Niruhusi ni kupelege katika safari ya kifikra kueleza kwa nini mkate huu ndiyo chaguo langu la kwanza. Katika timulizi hii nitakayoku nitakuambia itachukue dakika katha na nitakuambia uweze kutafakari uzitu wa ladha harufu na mchakato wa wake. Sababu ya kwanza inayofanya ni upende mkate wa sodaf si latha ya kepeke mbali ni mchakato wa kuzaliwa Tafauti na mikate ya viwandani inayotumia hamira za kemikali ili kuvimba haraka Sodaft inatengenezwa, inategimea tata ya mchanganyiko wa unga na maji uliokaa na kuvuta bakteria wazuri kutoka kwenye hewa Ninapotengeneza mkate huu najihisi kama mwana sayansi na msani kwa wakati moja Inanichukua takribani saa 24 hadi 48 kukamirisha mkate moja huu uvumilivu unanifundisha ni dhamu katika ulimwengu huu wa fast food ambapo kila kitu unakitaka sasa hivi Sodaft inanikumbusha kuwa vitu bora zaidi maishani vina hitaji muda Ninapounda ninaingiza hisia zangu ninaulainisha unga kwa mkono ninausubiri uvimbe na ninaulinda Mkate huu una roho kwa sababu umetengenezwa kwa pumzi ya asili Hakuna harufu inayoweza kushindana na mkate wa sodaft Unapokuwa jikoni. Ni harufu ya ngano inayochacha kidogo. Ikiwa na mguso wa uchachu, mwanana uliotulia. Jambo la kwanza, ninalolifanya mkate unapotoka kwenye tanuli ni kuutazama. Napenda ule rangi wa kahawia ulio kolea. Nina poungusa na sikia sauti ya crunch. Ule mlio wa ganda ngumu la nje likipasuka. Kwangu mimi hilo ni sauti la ushindi ndani yake utakutana na weupe uliotakata Ukiwa na vishimo na vilivyo onyesha jinsi hewa ilivyo pita kwa uhuru wakati wa kuchacha muonekano wapeke unanipa njaa ya kiasiri ni kama kutazama mlima uliopambwa na theruji kwa juu ya misitu minene kwa ndani Sasa tuguzumie ladha. Sodam inalatha ya kipeke ambayo huwezi kuipata kwenye mkate mwingine wa wote Kuna ule uchachu kidogo, yani acidity, ambayo unaziamsha na viza ulimia wangu. Si uchachu unakwaza, bali ni uchachu unauleta uiano na utamu asili wangano. Ninapo ula kipande cha mkate huu si uhitaji uwe na vitu vingi kipande kimoja cha siyagi safi ya ngon.